Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole na kwa kusema ukweli, huu mfumo umekuwa sehemu ya kawaida sana ya maisha yangu ya kila siku. Siku hizi, karibu kila kifaa ninachotumia kina mfumo huu hasa, simu yangu zamani, nilikuwa natumia nambari ya siri tu, Lakini mara nyingi nilijikuta nimesahau au ninaazimika kubadilisha Mara kwa mara jambo ambalo lilikuwa linanichosha kidogo Nilipoanza kutumia mfumo wa vidole nilihisi ni kama mambo yamekua rahisi zaidi Kitu kizuri ni kwamba sihitaji kukumbuka chochote kichwani Ninapowasha simu au kufungua programu Naweka kidole tu halafu mambo yanaendelea hilo hunipa amani ya moyo kwa sababu najua si kila mtu anaweza kufungua kifaa changu rahisi Kuna pia suala la usalama, mimi ni mtu ninayependa faragha yangu iheshimiwe na pia simu yangu ina taarifa zangu binafsi, mawasiliano, ina picha na hata mambo ya kazi Kwa hivyo kujua kwamba kidole changu, ndicho ufunguo, hunifanya nijisikie salama Hata kama simu itaanguka mikononi mwa mtu mwingine, si rahisi huyo mtu kuingia bila ridhaa yangu kwenye forotha ya simu yangu Lakini pia si lazima niseme mfumo mfumo huu una changamoto zake. Kuna nyakati kidole kikiwa maji, kidole kina jasho, kidole kina vumbi mfumo unashindwa kutambua mara moja wakati huo nalazimika kujaribu tena au kutumia njia nyingine na hilo hunikera kidogo hasa nikiwa na haraka Lakini kwa ujumla haya ni matatizo madogo nikilinganisha na faida zake Kitu kingine ninachokipenda ni kasi kufungua simu kwa kutumia kidole ni haraka sana kuliko kuandika nambari ama mchoro Hasa ninapokuwa mahali pa wazi, sihitaji kuwa na wasiwasi mtu anaangalia ninachoandika naeka kidole, imeshafunguka na naendelea na shughuli zangu. Kwa upande wa mazoea, mwanzoni ilinichukua muda kuzoea Ilibidi, nisajili kidole changu vizuri na wakati mwingine kurudia tena na tena ili kifanye kazi vizuri Lakini baada ya hapo, mambo yalikaa sawa. Sasa hata sifikirii tena ni kitu kinachotokea kwa kawaida kabisa. Kwa hiyo kwa ufupi ningesema kwamba mfumo wa usalama wa vidole ni kitu ninachokiona kuwa muhimu sana chenye msaada mkubwa katika maisha yangu ya kila siku unaokoa muda, unaongeza usalama na unanipa uhuru wa kutumia vifaa vyangu bila usumbufu mkubwa. Ingawa haukosi changamoto, changamoto ndogondogo bado ninaona kwamba ni bora kuliko njia nyingi, nilizotumia hapo awali ama hapo kitambo.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Naeza sema kwamba mimi huenda mahali pa ibada mara kwa mara lakini si kwa ratibu yangu, ngumu sana ya kusema ni siku fulani lazima apana. Naenda kulingana na hali yangu, kulingana na moyo wangu na wakati nilio nao. Kuna vipindi naenda kila wiki, hasa ninapokuwa na utulivu wa akili na mambo hayajanibana sana. Pia kuna nyakati hasa kazi ama majukumu yanapoongezeka naweza nikawa siendi mara nyingi. Kama ningependa, lakini hilo halimanishi nimeacha imani yangu kwangu mimi kuenda mahali pa ibada si swala la kuonekana au kutimiza wajibu mbele ya watu. Apana ni jambo la ndani sana ninapokwenda mahali pa ibada naenda kutafuta utulivu, naenda kuzungumza na mwenyezi mungu kwa njia yangu na kujikumbusha mimi ni nani na ninaelekea wapi kuna wakati nimechoka sana kiakili au kihisia na ndipo nahisi hamu kubwa ya kuenda mahali pa ibada kukaa tu kimya niende mahali pa ibada Nisikilize na naenda mahali pa ibada niondoe mzigo yangu moyoni Kuna siku nikienda nahisi kama nimepumua hewa safi Baada ya muda mrefu nakaa pale nasikiliza maneno ya mafundisho, nasikiliza nyimbo, nasikiliza sala na najikuta mambo yaliyokuwa nayabeba moyoni yamepungua kwa uzito si kwamba matatizo yanaisha hapo hapo, apana Lakini napata nguvu ya kukabili yale matatizo yangu ya kila siku hiyo ndio sababu hata nisipokuenda mara nyingi sana mahali pa ibada kila ninapokuenda hua nahisi kana kuna kitu ndani yangu kinarekebishwa. Na pia kuna nyakati siendi kimwili lakini bado najitenga nyumbani nafanya maombi yangu au nafikiria maisha ya muenendo. Na pia naamini ibada sio jengo pekee bali pia ni hali ya moyo lakini bado kuenda mahali pa ibada kuna kitu cha kipekee kukutana na watu, kukutana na wanaowabudu wengine. Kusikia ushuhuda wao na kuona kuwa sipo pekee yangu kwenye mapambano ya maisha. Hua inanipa faraja kubwa sana. Kwa uzoefu wangu nimegundua kuwa nikikaa muda mrefu bila kuenda najihisi kama nimekatika mahali fulani. Ndipo, ninapojirudisha pole pole, si kwa kujilazimisha, bali kwa kujikumbusha kwa nini nilianza kwenda tangu mwanzo. Na ninapofika tena hata kama ni baada ya muda napokelewa na hali ya amani ambayo. Inanifanya nijisikie nyumbani. Kwa hiyo kwa kifupi, naenda mahali pa ibada, mara kwa mara, lakini kwa uhalisia wa maisha, simkamilifu nina nyakati za karibu, na nyakati za mbali, lakini imani yangu bado ipo, kwangu mimi, muhimu zaidi, si idadi ya mara ninazoenda, bali ni kile, ninachobeba, moyoni, ninapoenda, ninapotoka pale mahali pa ibada.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mimi ninachofanya kulinda mazingira ni mambo ya kawaida sana yale ya kila siku kwa sababu naamini mabadiliko makubwa huanza na vitu vidogo. Sijioni kama shujaa wa mazingira lakini najitahidi kufanya sehemu yangu kadri ninavyoweza kwa kuzingatia maisha halisi ninayoishi. Kwanza kabisa nina jitahidi sana kutotupa taka ovyo hilo linaonekana jambo ndogo lakini kwa uzoefu wangu taka nyingi tunazoziona mitaani ama kwenye mitaro ni kwa sababu tu mtu aliona uvivu wa kubeba kile karatasi ama ile chupa kwa dakika chache tu na akaweza kukitupa inavyofaa mimi nikitumia kitu kama chupa ya maji ama kifunganisho cha chakula nikikosa pipa karibu huo naibeba hadi nipate sehemu sahihi ya kuitupa wakati mwingine watu hucheka na kusema ni taka ndogo tu Lakini mimi huona ni kama huo ndio mwanzo wa tatizo kubwa sana kwetu duniani Pia ninajaribu kupunguza matumizi ya plastiki, kadri inavyowezekana siyo rahisi kabisa kwa sababu plastiki ipo kila mahali Lakini ninafanya juhudi zangu kwa mfano nikinunua vitu napendelea kubeba mfuko wangu wa kudumu Badala kuchukua mifuko mingi ya plastiki nikiwa na chaguo, na chagua chupa, inayoweza kutumika mara nyingi kuliko ile ya kutupa mara moja ni mazoea yalio nichukua muda kuzoea lakini sasa yamekuwa kawaida tu jambo lingine ni kuhusu maji. Mimi hujitahidi kutotumia maji kupita kiasi nikioga. Siwashi maji bila sababu nikinawa vyombo ama nikiosha nguo nahakikisha maji hayapotei bure. Kuna wakati zamani si kuwa nawaza sana kuhusu hilo Lakini kadri nina vyoanza kuelewa thamani ya maji na jinsi inavyoadhiri mazingira Nilibadilika pole pole Sasa hata nikiona bomba linavunja ninalifunga ama naripoti ili ziliweze kurekebishwa kuhusu umeme pia ninakuwa makini nikitumia umeme nikiwa nimetoka chumbani nzima taa vifaa ambavyo sivitumii naviondoa kwenye umeme Sifanyi hivyo kwa sababu ya bili pekee apana bali kwa sababu najua matumizi makubwa ya nishati yanaathiri mazingira kwa njia nyingi sana ni maamuzi mandogo lakini nikiyafanya kila siku naamini yanamaana kubwa sana pia huwa najitahidi kuelimisha kwa vitendo Si kwa maneno pekee yake wakati mwingine nikiona marafiki ama mafamilia Wakiona ni nachofanya huwa nauliza ni kwa nini unafanya mambo namna hii na hapo huwa napenda kuwaeleza kwa utulivu bila kuwalazimisha na mara nyingi mtu mmoja akianza kubadilika, wengine huwa wanafuata utaratibu, sifundishi kwa kelele, nafanya tu kwa upande wa asili, ninapopata nafasi, napenda kupanda miti, ama kusaidia katika shughuli za usafi wa mazingira. Si mara kwa mara sana, lakini nikishiriki nahisi furaha fulani, ya ndani, kama vile nimefanya kitu chenye maana zaidi ya mimi mwenyewe. Kuona mti ulioupanda, unakua taratibu, huwa unanikumbusha kuwa matokeo ya kulinda mazingira, hayaji haraka lakini huwa yanakuja pole pole. Kwa ujumla ningesema kwamba kulinda mazingira kwangu, si jambo, la msimu au la kuonyesha ni mtindo wa maisha, ninaojaribu kuishi nao kila siku. Najua sikamilifu lakini kuna mengi zaidi yanaweza kufanyika lakini naamini nikifanya kile ninachoweza leo hata kama ni kidogo kesho yake mazingira yatakua mahali pazuri zaidi kwa sisi na kwa vizazi vijavyo usoni.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Ndio, napenda kucheza michezo ya video na imekua sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu. Sianzi kucheza kila siku au kwa masaa mengi kama zamani, lakini bado ninapata furaha fulani, ninapopata muda wa kucheza zile video. Kwangu mimi, michezo ya video sio tu burudani ya kupoteza muda, mbali pia ni njia ya kupumzisha akili yangu na kujitenga kidogo na mawazo ya kazi na majukumu ya kila siku. Nilianza kuvitiwa na michezo video wakati nilipokuwa mdogo nakumbuka jinsi, nilivyokuwa nasisimuka nikikaa mbele ya runinga, ama nikikaa mbele ya screen kidogo, nikijaribu kuvuga hatua moja, baada ya nyingine. Ilikuwa furaha, kuona, nimejaribu mara kadhaa, nimeshindwa, lakini mwishowe nikaweza kufanikiwa. Na hapo ndipo nilijifunza uvumilivu bila hata kujua mchezo, ilikufundisha kwamba ukikata tamaa mapema, hauwezi ukafika mwisho, ama huwezi ukafika kwenye kikomo cha mchezo huo wa video. Hadi wa leo, ninapocheza michezo ya video, huwa nahisi, hiyo hisia bado ipo Kuna michezo inayohitaji kufikiria sana kupanga hatua zako na kufanya maamuzi kwa haraka hilo hunifanya nijisike kama akili yangu inafanya mazoezi lakini pia kuna mengine michezo ya video ni ya hadithi Unafuata simulizi la muhusika, unaelewa hisia zake, changamoto zake na safari yake. Mara nyingine nacheka, mara nyingine nahuzunika kidogo na ni kama kusoma hadithi ama kutazama filamu Lakini hapa mimi ndiye ninayesukuma mambo yaendelee Pia napenda michezo ya video kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza Kuna michezo inayokufanya ufahamu historia ama michezo inayokufanya ufahamu namna ya kushirikiana na wengine. Nikiwa na marafiki hucheza pamoja, hujenga urafiki, kwa njia ya kipekee, mnaweza kushindana, mnaweza kucheka, mnaweza kupenda changamoto na hata kushindwa pamoja. Hayo yote huwa yanaleta kumbukumbu nzuri ambazo hubaki hata baada ya kuzima kifaa. Lakini pia nimejifunza kuweka mipaka. Nimegundua kwamba michezo ya video ikizidi unaweza kuchukua nafasi ya mambo mengine muhimu. Kwa hivyo kwangu mimi sasa naicheza kwa kiasi nikiwa na kazi au mambo muhimu navipa vipaumbele. Nikimaliza ndipo ambapo ninaweza kujipa muda wa kucheza kama kuzawadi roho yangu, nafsi yangu na kuzawadi mwili wangu. Na hilo, hunifanya nione michezo ya video ni kama sehemu ya maisha na si kitu kinacho nitawala. Kuna siku ninapocheza kwa dakika chache tu labda kabla ya kumaliza hatua moja, halafu ninaacha, kuna nyingine nikiwa na huru zaidi ama muda mwingi naweza kukaa kwa muda mrefu kidogu kwa ile michezo ya video. Na kila mara ninapocheza, ninatafuta ile hisia ya utulivu na furaha kidogo. Si lazima niwe bora kuliko wengine apana wala kushinda kila wakati. Muhimu kwangu ni kufurahia safari yenyewe. Kwa ujumla naeza sema kwamba napenda michezo ya video kwa sababu inanipa mapumziko ya akili, inanirudisha kwenye kumbukumbu za utoto na inanisaidia kuachilia msongo wa mawazo. Huwa sioni aibu kusema hilo kwa sababu kama ilivyo burudani nyingine, michezo ya video ina nafasi yake maishani mwangu. Muradi tu unaujua lini uanze na lini uwache inaweza kuwa rafiki mzuri sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo napenda sana kucheza michezo ya video.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Miminafanya kazi vizuri zaidi. Wakati ni wa asubui ya saa kuanzia pale jua linapoanza kuchomoza. Mpaka karibu na mchana. Kuna utulivu fulani asubui ambao. Hunifanya nijisikie niko sawa kabisa kiakili. Akili yangu, huwa safi, mawazo, hayaja changanyika na naweza kuzingatia kitu kimoja bila kuhisi nimechoka kwa haraka. Asubui ninapuamuka napenda kuchukua muda mfupi kuanza kujitayarisha bila haraka yoyote nafikiria siku yangu itakuaje napanga kazi zangu kichwani halafu ndipo naanza kufanya kile nilicho muhimu zaidi. Huo ndio muda ninaweza kushigulikia kazi zinazoitaji kufikiria sana ama kazi zinazokuwa na umakini mkubwa. Kama kuna jambo zito ama gumu napendelea kulifanya kwa sababu najua nitakuwa na nguvu na mtazamo mzuri. Kile kitu kingine nachopenda kuhusu asubuhi ni ukimya. Watu wengi bado wamelala ama hawajaanza shuguli zao kikamilifu na simu hazipigi sana ujumbe bado ni mchache na hakuna yale makelele mengi Hali hiyo hunisaidia kuingia kwenye kazi na kwa kina bila kukatizwa Ninapokuwa kwenye hali hiyo muda hupita bila hata mimi kugundua kwa sababu akili yangu imejikita kabisa kwenye ninachokifanya na pia kadri siku inavyoendelea na kufika mchana, bado ninaweza kufanya kazi, lakini nguvu zinapungua kidongo badala ya kula, maranyingi nahisi mwili unataka kupumzika, akili inaanza kuchoka, na naitaji kujisukuma zaidi ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Na ndipo ninapohifadhi, kazi nyepesi, zile zisizo, hitaji kufikiria sana kama kupanga vitu ama kujibu mambo ya kawaida. Jioni kwangu ni muda wa pole pole. Siwezi kusema, sifanyi kazi za kabisa lakini ufanisi wangu si mkubwa kama asubui jioni. Napenda kutumia muda, huo kutathmini siku yangu, kuona, nilicho fanikiwa. Na kile ambacho hakikuenda kama nilivyopanga. Wakati mwingine ninaandika mawazo ama kupanga kazi za kesho na huo ni muda wakufunga siku, taratibu, si wa kushindana na akili iliochoka. Nimejifunza kwamba kujielewa kwa muda zamani nilijaribu kulazimisha kufanya kazi usiku sana kwa sababu watu wengi husema kwamba usiku ni mzuri wa kufanya kazi. Lakini niligundua kwangu haifanyi kazi vizuri badala ya kujiadhibu, niliamua kukubali mwili na akili yangu, vinavyo nielekeza. Tangu nifanya hivyo kazi zangu zimekuwa bora na stressi pia ya mawazo imepungua. Kwa hivyo kwa kifupi asubui ndio wakati wangu ninaofanya kazi sana kwa ufanisi zaidi. Huo ndio muda ninaojitaolea kwa kazi muhimu za ngumu. Kisha siku inapoendelea na punguza mzigo na kuwacha mambo mazito yamesha fanyika. Kwangu mimi kujua muda wangu bora na kufanya kazi kumenisaidia sana kuishi kwa mpangilio na amani zaidi.

Unawekaji malengo ya kila mwezi kazini? Mimi ninaweka malengo ya kila mwezi la kazini kwa njia rahisi sana. Bila kujibana sana ama kujiwekea shinikizo lisilo la lazima. Kwanza kabisa kabla mwezi mpya hujaanza napenda kuketi chini pekee yangu mara nyingi jioni ama asubui mapema nikiwa kimya ninajiuliza maswali ya kawaida tu kama mwezi uliopita kuliendaje ni mambo gani niliyafanya vizuri na ni wapi nilijikuta nikikwama au kuchoka. Bada hapo ninaangalia kazi zangu kwa ujumla naangalia majukumu yangu makuu Sio kila kitu kidogo ninajaribu kuelewa ni nini hasa kinachotarajiwa kutoka kwangu kazini na nisehemu gani nahisi bado ninaweza kujiboresha na hapo ndipo ninaanza kuweka malengo yangu Lakini si malengo mengi sana Mimi hujiambia kwamba bora malengo machache yanayoeleweka kuliko malengo mengi yanayo nichanganya na kawaida naweka malengo kama tatu ama nne kwa mwezi mzima Kila lengo linakuwa wazi kichwani mwangu Si lengo la kusema tu nitafanya kazi kwa bidii apana ni lengo linaloeleweka ni lengo kama kumaliza kazi fulani kwa wakati kuboresha namna ninavyopanga kazi zangu na kujifunza kitu kimoja kipya kinachohusiana na kazi yangu napeana malengo ambayo nikiafikia najua kabisa nimepiga hatua kitu muhimu sana kwangu ni kuwa mkweli na nafsi yangu sijiwekei malengo ambayo na najua hayalingani na muda ama nguvu nilizonazo kama najua mwezi huo nina majukumu mengi ama mambo binafsi napunguza mzigo Sioni aibu kufanya hivyo kwangu, mimi naeza sema kwamba malengo yanapaswa kunisaidia na sikunitesa Nimejifunza hilo kwa uzoefu bada kujichosha sana zamani kwa kutaka kujua ama kufanya kila kitu kwa wakati mmoja Bada kueka malengo nayagawanya pole pole, ndani ya wiki, siyaachi, kama mzigo wa mwezi mzima Naangalia wiki ya kwanza nitafanya nini, wiki ya pili ni tafanya nini na kadhalika Hilo hunisaidia kuona kazi, ikisogea, kwa utaratibu na kila nikimaliza sehemu fulani na hisi motisha ya kuendelea hata, hatuwa ndogo, hunipa nguvu. Kuna pia jambo la kujikumbusha kwa upole sipigi kelele, nikiteleza kidogo, kuna siku mambo hayaendi kama nilivyoyapanga. Na hilo ni jambo huwa naona ni kama ni la kawaida. Badala kujilaumu, mimi huwa najiuliza ni nini kilitokea na nifanyaje tafauti na kesho na huo mtazamo huo umenisaidia kudumu kazini bila kuchoka kiakili Mwisho wa mwezi pia napenda kufanya tathmini ndogo naangalia malengo nilioweka Ninaona niyapi, niliafikia, niyapi hayakutimia na ni kwa nini haya malengo hayakutimia kama kuna malengo halikutimia, siliangali kama kushindwa kabisa bali Naliangalia ni kama funzo, labda ni kiadiria vibaya muda ama labda ya kulikuwa na mambo ya uwezo wangu Hapo ndipo ninapoboresha namna ninavyoweka malengo ya mwezi unaofwata.Kwa ujumla naeza sema kwamba, mimi naweka malengo ya kila mwezi kazini Kwa njia ya utulivu na njia ya uhalisia Najitambua, najiheshimu uwezo wangu na najipa nafasi ya kukua pole pole tu Sifukuzani na ukamilifu ila nafanya maendeleo kwa upole na kwa kufanya hivyo mimi huwa naona kwamba kazi inakuwa sehemu ya maisha yangu na kazi haikuwi mzigo unanivutachini na najisikia nimechoka kwa sana.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Mimi nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki lakini sikwa ratiba ngumu sana ya kujilazimisha. Nimejifunza kusikiliza mwili wangu na hali yangu ya siku husika. Kwa kawaida naweza sema kwamba huwa najitahidi kufanya mazoezi, angalau, mara tatu, hadi nne kwa wiki. Kuna wiki naweza kufika hadi mara tano, hasaa ni na pokuwa na nguvu, na muda, wa kufanya ile mazoezi. Na kuna wiki nyingine pia ambazo nafanya mara mbili tatu, lakini bado na jihesabu kuwa niko wenye msitari. Nilianza kufanya mazoezi kwa makini, baada kugundua jinsi, mwili unavyotikika. Na zamani nilikuwa na kaa sana kwa sababu ya kazi na nilianza kuhisi mchovu kwa haraka maumivu ya mgongo na wakati mwingine akili kuwa nzito nilipoanza kufanya mazoezi hata kama ni mazoezi mepesi niliona mabadiliko taratibu Nilianza kulala vizuri kuamka nikiwa na nguvu na hata hali yangu ya mawazo ikawa bora mazoezi ninayofanya si ya aina moja tu kuna siku nafanya matembezi ya haraka, hasa asubui ama jioni kutembea hu mimi huskia ni kama kuna nipa nafasi ya kupumua hewa safi na nafasi ya kufikiria na kuna siku nyingine ambazo nafanya mazoezi ya nyumbani kama kujinyoosha, kama kuruka, kuinua mwili na sipendi kujifanya mtaalamu sana nafanya yale ninayoyajua ni ya kudumu muhimu kwangu ni kusongeza mwili na sikushindana na mtu yeyote Kuna nyakati pia napenda kufanya mazoezi ni kiwa pekee yangu hasa ninapo hitaji muda kuwa na mawazo yangu Wakati huo huwa naskia ni kama mazoezi ya nakuwa kama mazungumzo kati yangu na mwili wangu Ninasikiliza pumzi zangu na hisi, misuli, ikifanya kazi na mawazo mengi ya siku yanaanza kupungua ni kama kusafisha akili kwa utaratibu lakini pia siku napenda kufanya mazoezi nikiwa na watu wengine Kwa sababu kunaleta motisha na furaha kidogo sifanyi mazoezi kwa sababu ya sura pekee ama kuonekana kwa wengine nafanya kwa sababu najisikia vizuri baada yake hata kama kabla sijaanza nilikuwa nimechoka au sina hamu mara nyingi nikimaliza nahisi nafuu kubwa mwili unakuwa mwepesi na akili inakuwa tulivu Iyo hisia ndiyo hunifanya niendelee si shinikizo la nje nimejifunza pia kutojilaumu nikikosa kufanya mazoezi siku fulani Kuna siku mwili, unahitaji kupumzika ama majukumu yana kuwa mengi, badala ya kujisikia vibaya na jikumbusha kuwa, hata kupumzika ni sehemu ya kutunza mwili wangu. Kesho ama siku inayofuata na rudi tena pole pole kwa yale mazoezi yangu. Na huo mtazamo huo umenisaidia kudumisha mazoezi kwa muda mrefu bila kuchoka moyo. Kwa jumla naweza sema kwamba nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kwa njia inayolingana na maisha yangu. Si kamili lakini nidhabiti naona mazoezi kama rafiki wa mwili, marafiki wa mwili wangu, marafiki wa akili yangu na si kama adhabu kwa mwili ama adhabu kwa akili yangu. Na pia kadri muda unavyokwenda, nimegundua kuwa si swali la nifanye ama nisifanye, bali ni swali la leo nifanye kwa kiasi gani? Na hilo huwa linanifanya niendelee, kuyapenda mazoezi, kuyaheshimu mazoezi, na kuona nikama mazoezi nisehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Mboga gani unazopenda kula? Naeza sema kwamba mboga ninazopenda kula. Ni mboga za kawaida kabisa zile tunazo zijua na kuzikuta kila siku. Kwa sababu hizo ndizo nilizozizoea tangu nikiwa mdogo. Kwanza kabisa napenda sana sukuma wiki. Kwa sababu hii ni mboga ambayo nimekula tangu utotoni nyumbani. Nimekula hiyo mboga shuleni. Na hata nikiwa mbali na nyumbani. Kuna kitu kinanifanya nijisikie nyumbani. Nikiona sahani ya sukuma wiki imepikwa vizuri. Ikiwa imepikwa kwa vitunguu, kwa nyanya kidogo na chumvi ya kiasi, huwa nasikia imenitosheleza kabisa. Na si lazima iwe na vitu vingi hapana, ladha yake ya asili hua inaniridhisha. Mboga nyingine ninayopenda ni kabeji, juu watu wengi, hudharau kabeji, lakini mimi naiona inanafasi yake, napenda hasa inapokatwa vizuri na kupikwa bila maji mengi. Ikiwa ni laini lakini bado ina umbo lake huwa ni tamu sana kabeji hunifanya nijisikie nimeshiba na pia ni rahisi kuipata Kuna siku nimechoka sana na kabeji ndiyo mboga inanisaidia kumaliza siku bila shida Pia napenda sana spinach. Spinach hunifanya nijisikie ni kama najitunza zaidi Kuna wakati nahisi mwili wangu unahitaji kitu chepesi Lakini chenye madini, lakini chenye nguvu na spinach huwa inanisaidia sana kwa kuzingatia na kukumbatia chenye ambacho mwili wangu unasikia unahitaji. Napenda pia ikipikwa kwa upole isiive sana hadi ikapoteza ile rangi yake na yale madini yake. Ikiwa imepikwa vizuri inanipa nguvu na hunifanya nijisikie mwepesi baadaye kuna siku hata nikila peke yake na chakula kingine cha kawaida huwa nasikia imenitosheleza mboga za kienyejipia nina mapenzi nazo hasa kunde. Kunde hunikumbusha nyumbani sana hasa chakula cha mama, pale nyumbani nikiwa mtoto, nikiwa mtu mkubwa, nikiwa shule ya msingi na shule ya upili ladha yake pia inakuanga na uzito fulani na inanifanya nikumbuke nyakati ambazo Chakula kilikuwa rahisi, lakini chakula kilikuwa chenye maana. Kunde inapopikwa vizuri hasa ikiwa na nazi ndogo, hua inakuwa tamu sana na si chakula cha kila siku kwangu hapana, lakini nikikipata huwa nakifurahia kwa moyo wangu wote Pia kuna chakula kama managu na terere, ingawa hua sizili mara nyingi sana lakini ninapozila nahisi ni kama nimeunganika na mizizi yangu mboga hizi huwa zinifanya nitambue kuwa si lazima chakula kiwe cha gharama ama kiwe chakula cha kisasa ili kiwe chakula kizuri hapana Kuna hekima fulani katika vyakula hivi vya zamani ladha yake ni ya kipekee na huniacha nikihisi nimeridhika sana. Ninapenda pia mboga kwa sababu pia hunifanya nijisike vizuri kimwili ni kila mboga mara kwa mara najiona nina nguvu zaidi na mwili wangu pia unafanya kazi vizuri. Siwezi kusema kwamba mimi ni mkamilifu la hasha kuna siku na kuna vitu vingine visivyo na mboga kabisa Lakini nikikaa muda mrefu bila mboga huwa najihisi mtu tofauti na ndipo najirudishia mwili pole. Jambo moja muhimu kwangu ni namna mboga zinavyopikwa Sipendi mboga zilizoiva kupita kiasi ama zenye mafuta mengi sana. Napenda ladha ibaki ya mboga yenyewe. Pia napenda mboga zinazopikwa nyumbani kuliko kununua mboga nje kwa sababu najua kilichowekwa ndani na nina uhakika zaidi na usafi wake. Kwa ujumla ninaeza sema kwamba mboga ninazopenda kula ni zile za kawaida zile rahisi na nilizozizoea. Sukuma wiki, kabeji, spinach na mboga za kienyeji kama kunde, terere huwa zina nafasi kubwa sana kwenye sahani yangu na sio tu kwa sababu ya afya bali pia kwa sababu zinaniguza kihisia. Kihisia. Kila mboga ina kumbukumbu yake, kila mboga ina ladha yake na kila mboga ina nafasi yake kwenye maisha yangu na hilo ndilo linalonifanya niendelee kuzipenda na nijisikie nimeziheshimu kama sehemu ya chakula langu la kila siku.

Je, unapenda muziki wajadi? Ndiyo, unapenda muziki wajadi. Na si kwa sababu tu ni muziki wa zamani, bali kwa sababu unanigusa kwa njia ya kipekee sana. Muziki wa jadi hunifanya nijisikie kama nimerudi nyumbani hata kama niko mbali. Na kila ninapo usikiliza huwa nahisi ni kama kuna kitu ndani yangu kinachoguswa kwa utaratibu, kitu ambacho muziki wakisasa wakati mwingine hauwezi kufikia. Nilianza kuupenda muziki wa jadi kupitia mazingira nilio kulia na kumbuka, nikiwa mdogo, kulikuwa na nyakati ambapo muziki wa jadi ulikua ukichezwa kwenye sherehe, muziki wa jadi ulikua ukichezwa kwenye mikusanyiko ya familia, ama hata redio nyakati za jioni. Na wazee walipokuwa wakikaa pamoja wakiongea ama wakipumzika Mara nyingi muziki huo ulikuwa nyuma yao ukipiga pole pole bila hata kujua. Nilikuwa nauingiza moyoni. Maneno yake, minunda yake, na namna ambavyo ule muziki wa jadi ulivyo bebwa na sauti za ala za jadi, vilianza kuwa sehemu yangu, zilianza kuwa mahali kama yako ndani nafsi yangu. Na kitu ninachokipenda sana kuhusu muziki wa jadi, ni ujumbe wake. Mara nyingi ule muziki wa jadi hauwibwi tu kwa mzaha, kuna maana, kuna maana fiche, kuna hekima, kuna simulizi la maisha. Unasikia nyimbo zinazo zungumzia familia, nyimbo zinazo zungumzia heshima Nyimba zinazo u zungumzia mapenzi, nyimbo zina zungumzia kazi, mateso, na nyimbo zinazo zungumzia matumaini. Unaposikiliza mziki wa jadi kwa makini, unangundua kuwa, yale yaliyokuwa yanazungumziwa zamani, bado yanatuhusu hadi wa leo. Ni kama wazee walikuwa natuachia ujumbe, kwa jia ya wimbo. Na midundo ya muziki ya jadi pia huwa inanipa hisia tofauti kabisa. Kuna nyimbo ambazo, zinanifanya nitake kukaa kimya na kusikiliza tu nikiwaza, kuna nyingine pia zinanifanya nihisi furaha hata miguu, inaanza kujisogeza bila mimi kupanga. Muziki huu una nguvu ya kuunganisha mwili na roho na si lazima uwe ni muziki waaraka, unaingia tu taratibu na unakaa. Sio kwamba nasikiliza muziki wa jadi kila siku, kuna siku ambazo nasikiliza aina nyingine ya muziki, kulingana na hali yangu. Lakini, kuna nyakati fulani hasaa ninapokuwa nimechoka sana ama nahitaji kukumbushwa mimi ni nani na rudi kwenye muziki wa jadi. Hunisaidia kupunguza kelele za dunia, na kinurudisha kwenye msingi wangu. Ni kama, kukaa chini ya mti mkubwa na kusikiliza hadithi. Pia napenda jinsi muziki wa jadi unavyohusisha jamii. Mara nyingi, haukua na mtu mmoja tu, bali ulikuwa ni muziki unaohusi unaohusisha watu wengi. Watu waliiba pamoja, watu walicheza pamoja na watu walishirikiana, kwa hisia pamoja. Na hilo hunifanya nijihisi kuwa, muziki haukua tu wa kusikilizwa bali muziki ulikuwa ni kama hali ya kuishi na kutangamana pamoja. Hata leo nikisikia wimbo wa jadi ukiimbwa na watu kwa pamoja, huwa najihisi ni kama, nina hisi, nina nguvu ya umoja na ile nguvu ya mshikamano. Kuna wakati muziki wa jadi hunifanya nihisi huzuni kidogo, hasaa nikifikiria jinsi baadhi ya tamanduni zinavyopotea polepole. Lakini pia hunipa matumaini kwa sababu, bado kuna watu naupenda, bado kuna watu wanao uheshimu, nanao jaribu kuuridhisha kwa vizazi vijavyo. Nana mimi, kukusikiliza na kurtathk, na kuuthamani, huwa najiona ni kama sehemu ya juhudi izo ndogo. Kwa ujumla yasema kwamba, napenda muziki wa jadi kwa sababu unanipa utambulisho, muziki wa jadi unanipa utulivu, na muziki wa jadi unanipa maana. Na sii muziki wa kupitisha muda tu, hapana, bali ni muziki ya kukaa moyoni, muziki wa jadi unanikumbusha nilikotoka, unanikumbusha, unanisaidia na kuelewa, nilipo, na pia kwa namna fulani unanipa mwelekeo nani wanapokwenda. Na hilo ndilo ambalo linanifanya niendele kuupenda muziki wa jadi na kueshimu, hata kadri dunia inavyo inavyo inavo ibadilika, mimi napenda bado kusikiza muziki wa jadi.

Unapenda kununua nini zaidi? Ningesema kwamba mimi ninachopenda kununua zaidi. Ni vitu vya kawaida, vinavyonirahisishia maisha yangu ya kila siku. Lakini si vitu vya anasa sana. Napenda kununua vitu ambavyo. Najua vitanisaidia kuishi vizuri. Najua vitanisaidia kuishi kwa utulivu. Na bila usumbufu mwingi. Kwanza kabisa, napenda sana kununua chakula. Hii ni kwa sababu chakula kwangu. Si swala la kushiba tu. Bali ni sehemu ya kujitunza. Lakini nikinunua chakula, napenda kuchagua vitu ambavyo, najua, nitafurahia kupika au kula pole pole nikiwa nyumbani mboga, matunda, nafaka, na vitu vya jikoni, hunipa furaha ya aina fulani Kwa sababu najua vitanisaidia kuishi vizuri, siku kadhaa zijazo Pia napenda kununua vitu vya nyumbani, si lazima viwe vipya sana ama vya gharama kubwa inaweza kuwa kikombe kizuri, sahani, taulo, ama hata kitu kidogo cha kupanga nyumba Kuna furaha fulani, ninayopata, nikiboresha mazingira, ninayoishi, nikirudi nyumbani, nakuona kila kitu, kiko mahali pake, ninahisi mtu mwenye amani. Kwa hio, kununua vitu vya nyumbani, hunifanya nijiskie ni kama najijengea nafasi salama, na ya kupumzika. Napenda pia kununua nguo, lakini si kununua nguo kwa pupa. Mimi si mtu wa kufuata sana, mitindo, inaobadilika haraka. Napenda nguo rahisi, nguo zinazonifaa kuvaa kila siku, na pia nguo zitakazodumu. Nikiona nguo ambayo ni laini, inakaa vizuri na inaweza kuivaa kwa muda mrefu Huwa naskia ni kama inanivutia zaidi kuliko nguo ya kuvutia kwa ile macho tu Kwangu mimi nguo nzuri ni ile inayofanya nijiskie huru na nipo sawa si ile inayonifanya nijiskie ni kama najionyesha Kuna pia vitu vya kazi ninavyopenda kununua vitu kama daftari, kalamu nzuri ama kifaa kinacho nisaidia kufanya kazi kwa urahisi Ivi vitu vinaweza kuonekana vidogo, lakini vina mchango mkubwa sana. Nikikuwa na zana nzuri za kazi, najiskia ni kama nimeandaliwa vizuri, hata hamasa ya kufanya kazi, uongezeka kidogo kwa sababu mazingira na vifaa, vinanipa ule moyo kuzidi kufanya kazi kwa bidii na kufurahia ile kazi ambayo naifanya. Napenda pia kununua vitu, vinavyohusiana na kujitunza, inaeza kuwa sabuni nzuri, mafuta ya kupaka mwili, ama kitu kidogo kinacho nifanya nijiskie vizuri. Sioni haya kutumia pesa kidogo kwa vitu vinavyo nifanya nijiheshimu na kujithamini na na pia nimegundua kuwa kujitunza si binafsi, bali ni njia ya kujipa nguvu ya kuendelea na maisha, lakini jambo moja muhimu ni kwamba napenda kununua kwa kufikiria. Sipendi kununua vitu kwa haraka kwa sababu tu nimeviona mara nyingi mimi huwa najiuliza je hiki kifaa kitanihitaji kweli na je kitaniongeza dhamani gani kwenye maisha yangu na maswali haya huwa yananisaidia kuepuka kununua vitu visivyo na maana ambavyo baadaye vitanichosha na kunijazia nyumba na nitamalizia kwa kuvitupa Kuna nyakati nyingine pia napenda kununua vitu vinavyonirudisha kwenye kumbukumbu inaeza kuwa ni chakula fulani, nilicho kula, nikiwa mdogo, ama kitu kinachonifanya nikumbuke nyakati fulani nzuri. Vitu vya aina hii vina dhamani, na kihisia kwangu. Na kwa sababu ni vya gharama, kwa sababu bila, bali kwa sababu pia vinanibeba, hisia na handithi. Kwa ujumla ningesema kwamba, ninachopenda kununua zaidi ni vitu vinavyofanya, maisha yangu yawe rahisi, maisha yangu yawe tulivu. Na maisha yangu yawe ya maana, siishi kwa kununua kila kitu kinacho onekana kuzuri hapana, bali nachagua kile kinachonifaa. Kila ninaponunua kitu napenda kujiskia kuwa nimefanya uamuzi mzuri, sio tu kwa mfuko wangu, bali pia kwa maisha yangu kwa ujumla.

Je? Umewahi kutembelea ziwa ama mto. Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Na kila uzoefu, ulikuwa na hisia zake za pekee. Mara ya kwanza, nilipofika karibu na ziwa, nilihisi kama, nimengia, kwenye dunia tofauti kidogo. Kulikuwa na upepo mwanana, kulikuwa na maji yakionekana kutulia, lakini kwa ndani yakionekana kuwa na nguvu, nilisimama na kutazama, bila hata kusema neno, nikisikiliza tu ile sauti ya maji na ndege, wakiimba walio kuwa karibu Ilikuwa ni hali ya utulivu ambayo si rahisi kuipata katika shughuli za kila siku na nilipokuwa karibu na ziwa, niliona watu wakifanya shughuli zao wengine walikuwa wanavua samaki, wengine walikuwa wamekaa tu, pembeni wakiongea na wengine naweza sema walikuwa wanatazama maji kama mimi tu. Kilichonigusa pia ni kuna jinsi ziwa linavyo kuwa chanzo cha maisha kwa watu wengi samaki, biashara ndogo ndogo, hata watu wakicheza karibu na maji nilihisi heshima fulani kwa maji kwa sababu niliona wazi kuwa hayapo tu kwa uzuri bali pia kwa maisha. Wakati kuna wakati pia nilikaa pembeni ya ziwa, wakati wajioni, jua lilipokuwa, linaelekea kuzama, rangi ya maji, libadilika pole pole, kulikuwa na mchanganyiko wa rangi, na machungwa, na kijivu, na anga lilionekana pana sana. Nilihisi mdogo kwa namna nzuri, kama vile nimekumbushwa, kuwa mimi ni sehemu ndogo tu ya dunia kubwa. Na hiyo hisia ilinifanya nijisikie mnyenyekevu na mtulivu kwa wakati moja. Kuhusu mto uzoefu wake, ulikuwa tofauti kidogo, mto unamuendo, mto unaharaka yake, mto unasauti yake na nilipokaa karibu na mto nilikuwa najisikia maji yakipita bila kusimama na hilo lilinifanya nifikirie sana kuhusu maisha niliona ni kama mto unanifundisha kuwa mambo hayasimami kila kitu kinaendelea mbele, hata ukiwa na shida leo, kesho maji mapya yatapita na nilipenda kukaa karibu na mto wa saa asubuhi, hewa wakati ipo safi, sauti ya maji, ilikuwa kama muziki wa asili, na mazingira yalikuwa kimya, kulikuwa na mti pembeni na wakati mwingine, niliona watu wakivuka na wakichota maji. Nilihisi kuwa uhusiano wa karibu sana kati ya binadamu na ule mto ni kama mto ni rafiki wa kimya anayesaidia bila kulalamika. Wakati nilipotembelea pia maeneo haya nilijifunza pia kuwa maji yana heshima yake niliona sehemu ambazo zilikuwa safi, sehemu ambazo zilikuwa nzuri na pia sehemu zingine ambazo zilikuwa zimeathiriwa na taka. Hilo lilinifanya nihuzunike kidogo kwa sababu pia lilinifungua macho nilianza kuelewa kuwa vitendo vya nini kulinda mazingira ni muhimu kwa sababu ukiharibu maji unaharibu maisha mengi sana. Kwa hisia zangu binafsi kutembelea ziwa ama mto hunipa nafasi ya kujitenga na kelele za maisha, hunisaidia kuwaza, hunisaidia kujikumbusha mambo muhimu na hata kujipanga upya kiakili si lazima nifanye kitu kikubwa nikiwa pale, hapana kukaa tu, kutazama maji, kutazama ziwa kupumua ile hewa safi huwa nahisi ni kwamba kunanitosha kwa ujumla ningesema ndio nimewahi kutembelea ziwa na mto na kila mara ninaporudi kutoka huko huwa narudi nikiwa mtu tofauti kidogo, moyo unakuwa mwepesi, akili inakuwa tulivu na nafsi inajisikia kama imesafishwa. Ni maeneo ambayo yananikumbusha uzuri wa asili na uzuri wa kunifanyia heshima zaidi dunia ambayo naishi.

Mwandishi gani wa vite wa vitabu unaopenda? Mwandishi wa vitabu ninampenda ni mwandishi anayeitwa Chinua Achebe kwa sababu uandishi wake wananiletea hadithi zinazoonyesha maisha ya kawaida ya watu na changamoto ambazo binadamu wanakabiliana nazo kwa kila siku. Ninapopata muda wa kupumzika napenda kuchukua kitabu chake na kuanza kusoma kwa utulivu. Ninaweza kuketi chini, kutazama nje ya dirisha nikiwa nimechoka na kila msitari unanipeleka kwenye maisha ya wahusika wake kwa kweli hadithi zake zinachanganya historia na maisha kisasa na mara nyingi zinanifundisha mambo mambo mapya bila hata kujua, Ninapenda pia jinsi ya anavyoweza kuelezea hisia za wahusika wake kwa njia rahisi ambayo inanifanya kuwa rahisi kuungana na kilicho ndani yao Pia hili lilinanifanya nikae kidogo na kujiuliza ningekabiliana vipi kama ningekuwa kwenye nafsi zao. Mara nyingi husoma na kufikiria jinsi maisha ya kila siku yanaweza kuwa na changamoto kubwa lakini bado watu wanandelea kuishi kwa matumaini na nguvu Sio Chinua Achebe tu, bali pia napenda wasomi wengine kama Ngugi wa Thiongo Kwanza sana sana Ngugi wa Thiongo kitabu chake kinanivutia kwa sababu kinanihimiza kuendelea kushirikia utamaduni na historia zetu na kunikumbusha kwamba jinsi ilio muhimu kuhifadhi mizizi yetu hata tunapojaribu kuingia katika dunia ya kisasa. Kusoma vitabu vyake kunanifanya nikae kimya na kuzingatia kila neno kila msemo na pia kunanifanya nikumbuke mashuleni niliposoma historia na fasihi za kiafrika. Kwa ujumla naweza sema kuwa kwa kuwa mimi ni mtu anayependa kufikiria kitabu kizuri ni sawa na marafiki wa kweli kwangu kinanipa nafasi ya kuzungumza na mtu hata kama yuko mbali. Siku nyingine nikiwa nimesoma kitabu chake na kimeishia jioni ninapofikiria maneno yale ya kuangalia nje ya dirisha mara nyingi napata amani fulani. Ninaona watu wanapita kwenye barabara, magari yanasonga pole pole na mara nyingine nyuki ama ndege wanaenda hewani na najua kwamba maisha ni changamoto lakini pia maisha yana uzuri wake. Kwa hivyo, ningesema kwamba mwandishi ninayempenda hawezi kuwa mmoja tu. Ni wale ambao wanaoleta hisia, wanaleta kunifunja na na wanaweza kunikumbusha dhamani za maisha siku za mwisho za wiki napenda kuchukua muda kusoma na kutazama dunia kupitia maneno yao. Na ni wakati wa kuachilia mawazo yangu na kupata motisha ya kufanya mambo bora na kwa hivyo kwa hakika ningesema kwamba vitabu vyao ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na huwa ninajisikia kushirikia nao hata ikiwa ni kwa njia ya maandiko peke yake.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Naeza sema kwamba ninapotazama jinsi ninavyotumia simu yangu naona imekua sehemu ya kawaida sana ya maisha yangu ya kila siku. Siku ikianza simu ndiyo kitu cha kwanza karibu nami na siku ikimalizika mara nyingi bado niko na simu mkononi ya mfukoni karibu na mimi. Kwa wastani ningesema kwamba naweza kusema natumia simu kwa masaa kadhaa kwa siku. Si kwa siku sababu nakusudia kukaa nayo muda mrefu, bali kwa sababu mambo mengi sasa yapo humo mawasiliano, taarifa, kazi, ama hata mapumziko yote yanapitia kwenye kifaa kimoja kidogo mkononi. Kuna nyakati pia natumia simu, kidogo zaidi, hasa ninapokuwa na shughuli nyingi, ama nikiwa nimeamua, kujitenga kidogo. Lakini siku ya kawaida naweza kuanza kwa kuangalia ujumbe, kuona kama, Kuna mtu amenitafuta au kama kuna jambo la dharura baadaye pia mchana simu inarudi mkononi kwa kazi, kusoma na kuwasiliana na jioni inaweza kuwa kupumzika kidogo, kusikiliza muziki au kuangalia jambo la kunituliza akili kuhusu programu ninazozitumia zaidi Kuna zenye ninazozitumia zaidi na kuna zenye ambazo sizitumii kwa sana Kuna zile za mawasiliano, kuna zile programu kwa sababu napena kuwasiliana na watu wangu wakaribu na hapo ndipo ninapopata habari za familia, napata habari za marafiki na wakati mwingine napata habari za kazi. Pia natumia programu za kusoma habari ama kujifunza kitu kipya, Sipendi kutumia simu kwa mambo ya ovyoovyo tu Hapana kuna siku, ninafungua simu na kujiuliza Leo nataka itanisaidia vipi na ikiwa ni kujifunza natumia hicho, natafuta hicho tu Ikiwa ni kupumzika natafuta kitu chepesi Nakumbuka simu yangu ya kwanza vizuri sana Haikuwa ya kisasa kama zile simu za kisasa ilikuwa tu kubwa kidogo haina programu nyingi na ilitumika zaidi kwa kupiga simu tu na kutuma ujumbe mfupi Wakati huo kumiliki simu kulikuwa jambo kubwa sana nilikuwa na furahi sana nikisikia mulio wa simu hata kama ni mtu ananiita kwa sababu kubwa na simu ile ilinifundisha thamani ya mawasiliano kwa sababu ulikuwa hutumi simu ovyovyo ulikuwa tumia kwa sababu maalumu na kadri miaka ilivyopita, simu zimebadilika na matumizi nayo yameongezeka. Leo simu yangu inanisaidia, kwa mambo mengi inanisaidia kupanga siku yangu, kukumbuka mambo muhimu, kufanya kazi, na hata kujituliza nikihisi mawazo yamenizidi kama kucheza video, kutazama filamu. Na kuna wakati mwingine nikiwa na wasiwasi ninasikiliza mziki na kusoma kitu kifupi na nahisi nafuu kidogo. Pia nacheza michezo ya video na kwa njia hiyo simu imekuwa kama chombo cha kunisaidia kusimamia maisha yangu. Lakini pia nimejifunza kwa simu ikitumika vibaya bila mipaka inaweza kunichosha. Kuna nyakati nimejiona nikiangalia simu bila sababu maalum, nikiruka, kutoka kitu kimoja adi kingine, ndipo nilipoanza kujiwekea mipaka polepole, nimegundua kuwa kuna muda nzuri wakuzima simu na kuiweka mbali. Kwangu mimi naeza sema kwamba muda mzuri zaidi ni jioni kabla kulala napenda kuacha simu pembeni, nijitarishe kulala bila kelele nyingi na taarifa ama ujumbe. Pia ninapokuwa na watu ana kwa ana, huwa najaribu sana kutokuwa kwenye simu. Nahisi ni heshima na pia na nahisi kwamba hunisaidia kufurahia muda huo kwa kikamilifu na kwa sana simu ipo lakini si lazima iwe kati yangu na mtu niliyenaye Kuna raha ya kuzungumza uso kwa uso bila kukatizwa na ''screen'' ya simu Kwa ujumla ningesema kwamba ninatumia simu yangu kama chombo cha msaada Si kama kitu ninachokimiliki najaribu iwe rafiki lakini si bosi wangu Kuna siku simu inanisaidia sana, kuna siku nahisi nahitaji kupumzika kutoka kwake na pia nikichukuwa mapumziko hayo unajihisi niko huru zaidi ni kama akili yangu imeweza kupumua. Simu ni muhimu, ndiyo lakini nimejifunza kuwa maisha halisi bado yapo nje ya sikrini na hiyo mizani ndiyo ni ninayo jaribu kuilinda kila siku.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo napenda hesabu, lakini si kwa sababu ya nambari tu, bali kwa sababu ya namna zinavyo nifanya nifikirie. Usiano wangu na hesabu haukuanza kwa urahisi sana. Kuna wakati nikiwa shuleni, nilikuwa naziona kama hesabu ni ngumu, hesabu ni somo lenye kuchosha, na wakati mwingine hesabu zilikuwa nipa presha. Lakini kadri muda ulivyo pita, nilianza kuzielewa pole pole na mtazamo wangu ukabadilika kabisa. Kilicho nifanya nianza kupenda hesabu ni pale ambapo nilipo gundua kuwa sistori la kukariri tu bali, nisuala, la kuelewa, nilipo wacha kugopa makosa na badala yake nikanza kuuliza kwanini mambo yako vile yalivyo ndipo hesabu zilianza kunifungukia, nilianza kuona kama mchezo ni wa akili, unapo kutana na tatizo, unaka chini, unalichambua, unajaribu njia moja, ikikata unajaribu njia nyingine, hadi mwishowe unaeza kupata jibu, la lile swali la hesabu. Na pia hisia ya kupata suluhisho baada kujaribu marakadha huwa lina nipa furaha ya kipeke sana. Napenda hesabu pia sababu unifundisha subira, uwezi kukurupuka, ukikosea, hatuwa moja, matokeo yana badilika kwa hivyo hilo lime nifundisha hata katika maisha ya kawaida, niwe makini, nifikirie kabla kufanya mamuzi, na nikubali kuwa wakati mwingine ni sawa kurudi nyuma na kuwanza tena hesabu, hazi kupi majibu kwa kelele zina kufundisha kuka kimia, kufikiria na kufanya mambo kwa mikakati ambao inafuatana vizuri na kadri nilivyo endelea kukua, nilianza kuona jinsi hesabu, zilivyo kuwa karibu nami. Na zilivyo kuwa karibu na maisha yangu ya kila siku, kwenye kupanga pesa, kwenye kupanga muda, kwenye kupanga kazi, ama hata kupanga siku yangu mantiki ile ya kia hesabu naeza sema bado ipo. Unapopima, unapokadiria, unapochagua unatumia hesabu bila hata kuundua na hilo lili nifanya ni jieshimu zaidi kwa sababu nikangundua si somo la darasani tu bali pia ni lugha ya maisha. Kuna nyakati ambapo bado nina kutana na hesabu ngumu na si kila wakati naisi raha, kuna maswali yanayo nichosha au kunifanya nihisi kama akili imekoma, lakini hata hapo sipotezi kabisa hamu nime jifunza kuwa changamoto ni sehemu ya mchakato na mara nyingi nikiacha kwa muda ni kirudi tena badaye mambo yana kuwa wazi zaidi, na hilo imeni fundisha pia kuwa mapumziko ni muhimu. Napenda pia jinsi hesabu zilivyo za haki jibu liko pale pale lakini haziangali hisia wala upendelewa apana ukifanya sawa utapata jibu sahihi ukikosea matokeo yata onyesha na kuna wazi fulani hapo unao nifanya nijisiki sawa katika dunia enye vurugu nyingi, hesabu zinanipa eneo moja ambalo ambalo mambo yana fuata utaratibu. Kwa upande wa uzoefu wangu binafsi, hesabu zimeni jengea kujiamini na kila ni napoweza tatua tatizo nililo dhani siwezi nahisi nime kuwa kidogo, yanifanya nijiamini hata kwenye mambo mengine ya maisha na jiambia kwamba kama niliweza kukaa na kufikiri hadi nikapata jibu, hapa basi naweza pia kukabiliana na changamoto nyingine. Kwa hiyo ndiyo napenda hesabu na si kwa sababu ni rahisi kila wakati ubali kwa sababu hesabu zina nijenga, zina nifundisha kufikiria zina nifundisha kuwa mvumilivu na kuwa amini mchakato. Kwangu mimi hesabu si adui, ni rafiki anaye ni chokoza akili na anaye nisaidia ni kue kia akili. Na hata kama wakati mwingine hesabu napata zina nichosha bado nazi dhamini kwa sababu unajua ndani yake kuna mafunzo mengi ya nambari.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Naezasema ndio, ninahifadhi kitu cha thamani sana. Ingawa si kitu ambacho watu wengi wangekiona kama cha bei kubwa kwa macho yao. Kwangu mimi, dhamani ya kitu haipimwi kwa pesa peke yake. Bali, ni kwa hisia. Na maana, ambayo kile kifaa kinabeba. Kitu, ninachokiifadhi kwa uangalifu mkubwa ni kumbukumbu za maisha yangu hasa vitu Vinavyonikumbusha nilikotoka na safari niliyopitia. Nahifadhi baadhi ya vitu vidogo kama barua za dhamani. Picha picha picha chache na vitu vinavyonigusa kihisia. Kuna barua nilizoandikiwa nikiwa zamani wakati ambapo mambo hayakuwa rahisi sana. Lakini maneno yale yalinitia moyo kila nikizisoma tena najikumbusha nilivyokuwa wakati ule changamoto nilizopitia na jinsi nilivyoweza kusimama tena na tena. Barua hizo hunikumbusha kuwa hata nyakati ngumu huwa zinapita. Pia ninahifadhi picha chache za zamani, sio picha nyingi lakini zile chache zinilizochagua zina maana kubwa sana. Kuna picha zinazonikumbusha familia, kuna picha zinazonikumbusha marafiki, ama nyakati fulani muhimu maishani mwangu. Kama wakati nilipovalishwa shahada na nikitazama hisia hurudi ghafla. Naweza kukumbuka sauti za watu, harufu za mahali na hata hisia nilizokuwa nazo siku ile picha ilipopigwa na huo ni utajiri mkubwa sana kwangu. Kuna pia kitu kimoja ambacho kinanigusa sana labda zawadi ndogo niliyopokea kutoka kwa mtu muhimu katika maisha yangu na hakina dhamani kubwa ya pesa lakini kila nikikishika nahisi kama mtu yule bado yuko karibu nami kina maana ya upendo, juhudi na uhusiano wa dhati. Si kitu ninachokionyesha kila mtu hapana lakini ndani ya moyo wangu kina nafasi kubwa sana. Ninahifadhi vitu hivi kwa uangalifu kwa sababu vinaniweka sawa kiakili wakati mwingine maisha inapokuwa na haraka sana au ninapohisi nimepotea kidogo narudi kwenye vitu hivyo vinanisaida kukumbuka mimi ni nani nilikotoka na kwa nini ninaendelea kusonga mbele. Ni kama mizizi yangu na bila mizizi miti haiwezi kusimama imara. Sihifadhi vitu hivi kwa uoga wakuvikosa, bali ni kwa heshima, najua havirudi tena, vikiharibika ama kupotea kwa hivyo navitunza kwa umakini, mahali salama, pasipo kelele nyingi. Kuna vitu naviangalia mara chache sana labda wakati maalumu tu ili dhamani yake isizoeke, nikivitazama kila siku vinaweza kupoteza uzito wake wa kihisia. Kwa upande mwingine nimejifunza pia kutoshikilia vitu vingi sana, si hifadhi kila kitu kinachopitia mikononi mwangu, nimejifunza kuchagua, nimejifunza kuwa kuna vitu naviachia, navitoa ama na vitupa kwa sababu najua havina maana tena kwangu. Na hilo hunipa nafasi ya kuhifadhi vile vilivyo muhimu kweli na dhamani kwangu iko kwenye ubora si kwa wingi. Kwa hivyo kwa ujumla ndiyo ninahifadhi kitu cha dhamani lakini dhamani yake iko ndani yangu zaidi kuliko nje. Ni kumbukumbu, ni hisia na ni kitu ambacho kina maana. Vitu hivyo hunisaidia kukua, vinanipa nguvu na vina nikumbusha kuwa maisha ni safari yenye hadithi nyingi. Na kwa kuvilinda ninahisi kwamba kama nalinda sehemu ya nafsi yangu mimi mwenyewe.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi kwangu huwa ni muda wa kupunguza mwendo wa maisha. Badaa ya wiki nzima za kazi na shughuli nyingi, wikendi inakuwa kama pumziko la akili na mwili. Sifanyi mambo ya haraka haraka sana, hapana. Napenda kuamka bila alamu, kuamka pole pole, nikiwa na muda wa kujinyoosha na kukaa kitandani kwa dakika chache. Nikijiuliza tu, leo nifanya nini kwa utulivu. Asubuhi za wikendi mara nyingi huanza kujishughulisha na mambo madogo madogo ya nyumbani. Ninaweza kusafisha nyumba kidogo kupanga vitu vilivyokuwa vimetawanyika wiki mzima ama kufua nguo zangu, ingawa kazi hizi zinaonekana za kawaida kwangu zinanifanya akili itulie kuna furaha fulani ya kuona mazingira yako, yako safi na yamepangwa yakapangika vizuri inanifanya nijisikie ni kama nimeanza wikendi vizuri na badaa hapo, napenda sana kupika ama kujiandaa chakula kizuri. Wikendi huwainanipa nafasi ya kupika bila presha. Si kama siku za kazi ambapo, kila kitu kinafanywa kwa haraka. Wikendi, ninaweza kukaa jikoni, kukata mboga taratibu, kupika chakula ambacho kinahitaji subira na kufurahia harufu zinavyojaa kwenye nyumba. Mara nyingine, napika chakula, kinachonikumbusha nyumbani, ama utotoni mwangu. Na hilo, hunipa hisia ya faraja. Kuna wakati mwingine pia weekendi ninatoka nje kidogo, inaweza kuwa kutembea tu, kuenda sokoni, ama kukutana na marafiki zangu. Sipendi sana kelele nyingi kwenye weekendi, na hiyo nachagua sehemu tulivu, kukutana na rafiki mmoja ama wawili, kuzungumza bila haraka, kucheka, kushiriki kwenye mawazo hunisaidia sana. Si lazima iwe safari kubwa hapana, hata kukaa mahali pamoja na kuzungumza tu huwa kunanitosheleza. Na kama sitoki nje mara nyingi na penda kukaa nyumbani na kufanya mambo ninayoyapenda Lakini sipati muda wa kuwafanya siku mzima naweza kusoma kitabu, kusikiliza muziki au hata kukaa kimya bila kufanya chochota kile kukaa kimya kwangu ni jambo muhimu sana na ni muda wa kusikiliza mawazo yangu, kutafakari wiki iliopita na kujianda kisaikolojia kwa wiki zinazokuja jioni za weekendi pia huwa na uzito wa kipekee kuna utulivu fulani, unaokuja wakati jua linapozama Mara nyingi napenda kukaa ndani labda nikiangalia kitu kwa utulivu au nikizungumuza tu na mtu wa karibu. Sipendi kutumia sana simu wakati huo, napendelea tu kuwa kwenye muda, kuhisi muda unapita pole pole na huo ndio wakati najihisi kama mimi mwenyewe niko sawa niko sawa salama zaidi na siku ya jumapili hasa huwa ni siku ya kupunguza kabisa kasi, nafanya tathmini kidogo ya maisha yangu Naangalia wiki, iliopita, iliendaje nimefanikiwa nini na ni nini ningependa kuboresha katika maisha yangu ya kila siku ama jinsi ninavyofanya kazi kazini. Sijiwekei ile presha na ni kama mazungumzo ya upole kati yangu na nafsi yangu pia napanga wiki inayofuata kidogo si kwa kina sana bali ili nijue mwelekeo wangu. Kwa ujumla naweza sema kwamba wikendi kwangu si za sherehe kubwa ama mbio nyingi ni za kujitunza, ni za kupumzika na kujirudisha sawa. Ni muda wa kukumbuka kuwa maisha si kazi tu, bali pia ni kupumua, ni kuhisi na kufurahia vitu vidogo na kila weekendi inapopita vizuri Najihisi niko tayari zaidi kukabiliana na wiki mpya kwa nguvu na utulivu.

Juisi gani ya matunda unayoyipenda? Juisi ya matunda ninaoyipenda zaidi ni juisi ya embe. Kuna kitu fulani kuhusu embe ambacho, mimi husikia ni kama kinanigusa sana. Labda kwa sababu nilikuwa ni kila embe, tangu utotoni mwangu. Na kila nikinywa juisi ya embe, huwa najisi ni kama narudi nyuma kidogo. Kwenye nyakati rahisi zaidi wakati ambapo, haya kuwa na presha nyingi kama ninavyo kuwa nazo sasa. Na ninapenda juisi ya embe kwa sababu ya ile ladha yake inautamu wa asili na si ule utamu wa sukari nyingi ya hapana ukipata embe, lileoiva vizuri, juisi yake inakuangalaini, yenye hariufunzuri na inashuka kuone vizuri kwa raha sana. Silazima ungeze sukari nyingi, mara nyingi atasipendi kuongeza kabisa utamu wake wakawaida, unatosheleza kabisa kuniridhisha. Kitu kingine kinachofanya nipenda juisi ya embe, ninamna inavyo nifanya nijisikia, ninapokuwa nimechoka hasa baada siku ndefu ya kazi, nikinywa glasi ya juisi ya embe baridi, na jinsi kama mwili unapatanguvu utena, inanifanya nijisikia freshi, kama nimepumzika kidogo, hata kama sikuwa na muda kulala, nikama zawadi ndogo, ninaojipa mwenyewe. Napenda pia jinsi juisi ya embe, inavyo likumusha nyumbani na mazingira ya kawaida Ninapukumuka zamani kulikuwa na musimu ya maembe na maembe ya likuwa mengi sana, tulia chuma, tukaya menya na kuyala pale pale ama kuatengeneza ya juisi Akukuwa na mashine za kisasa sana lakini ladha ilikuwa halisi Kumbukumu hizo hunifanya ni hisi joto lamoyo Kila ninapokunywa juisi ya embe na ingawa juisi ya embe ndio ninayipenda zaidi Simanishi sipendi juisi zingine Ninapenda pia juisi za machungwa hasa asubuhi inanipa hisia ya kua mka vizuri na kwanza siku kwa nguvu na juisi ya tikiti maji pia ni nzuri sana hAsa wakati wa juakali ina nisaidia kupunguza joto la mwili, kupunguza kiu na hua nisaidia ina nifanya nikama nijisikie, nina burudika Lakini bado katia hizo zote embe inabaki kuwa namba moja kwangu Ninapendelea sana juisi ya matunde asili ile inayo tangenezewa nyumbani ama sehemu inayo amini Sipendi sana juisi za dukani, zilizoja sukari na ladha za bandia Napenda kuuna tunda lenyewe, kujua, nimekunyuanini Inanifanya, nijisikie salamu, salama na pia nijue, ninajitunza kiafya Kwangu kunywa juisi situ kuhusu, kupunguza ile kiu yangu mbali pia ni kusu kujali mwili na kuna nyakati ambazo napenda kujaribu kuchanganya matunda kama embe na ndizi au embe na chungwa. Mchanganyiko huo huo nasikia ni kama kunanipa ladha mpya lakini bado embe linatawala. Napenda kucheza na ladha kidogo lakini pia si kupitiliza. Nanataka ladha ibaki rahisi na ibaki hile ladha ya kweli. Kwa hivyo kujumla na yasema kwamba juisi nina yoipenda ni hile ni na nifanya njisikia vizuri ndani na nje. Juisi ya embe na inipafuraha ndogo lakini nifuraha ya kweli. Nikitu rahisi ndiyo lakini kinamaana kubwa kwangu. Kila nikinywa juisi na jihisi, nimejipa muda, kujitunza. Hata kama ni kwa dakika chache tu na kwangu, hizo dakika chache hua niza dhamani kubwa sana kwangu.

Kazi gani ya nyumbani unayochukia? Naeza sema kwamba kazi ya nyumbani ambayo mimi binafsi naichukia ni kusafisha bafuni. Kila ni napofikiria kuhusu ile nafasi ndogo, hile nafasi yenye harufu na mara nyingi, yenye maji, yenye machungu au mabaki ya sabuni. Nahisi ni kama hiyo ni kazi ngumu sana. Siku nyingine inakua kazi ambayo inatakiwa kufanywa mara kwa mara na hiyo huwa nahisi ni kama inaniumiza zaidi. Lakini kwa kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku, lazima ile kazi naifanya. Wakati wakusafisha bafuni, napata hisia mchanganyiko kwa upande moja. Najua ni lazima kufanya ili kudumisha usafi lakini kwa upande mwingine, napenda kuishi bila kugusa kila kitu mara kwa mara. Mara nyingine, napanga vigezo vidogo, kama ni sabuni, harufu nzuri, ama kitambaa chepesi cha kusafisha Basi napata hisia kidogo za furaha, Lakini bado kazi hiyo siyo ya furaha kwangu. Kwa kweli ningesema kwamba kazi za nyumbani zote zina changamoto zake na lakini kuna baadhi zinanifanya nijisikie nimechanganikiwa. Kusafisha vyumba vya kulala au kupika sio mbaya sana, Lakini bafuni ni kama kila mara unapokuwa ndani kuna harufu ya jumla na unahitaji umakini mkubwa. Sasa nikisafisha mara nyingine napenda kuimba kidoga ama kutazama nje ya dirisha Kuna jua linavyotua au magari yanavyo pita pole pole na hili linanifanya nijisikie kidogo bora Lakini bado kila wakati ninapomaliza Najua nilifanya jambo lisilo la kuvutia. Pamoja na yote nimejifunza kushugulika na kazi hiyo kwa subira na mara nyingine napanga ili nipate kushugulikia wakati nikiwa na nguvu zaidi au nikiwa peke yangu ili usubufu usiwe mkubwa na pia napenda kufikiria kwamba nisehemu ya kujitunza na familia yangu Ikiwa kila mtu anashiriki, kazi hiyo huwa haionekani kuwa kazi kubwa sana Lakini kama ni mimi peke yangu, hiyo kazi hua naiona inachangamoto kubwa Kwa kifupi kusafisha bafuni ni kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi Lakini hata hivyo napenda kuona matokeo yake. Baada ya kusafisha pale pale kuna amani kidogo, kuna amani ya usafi, inayonipa furaha na hilo ndilo linanifanya ni subiri na kumaliza ni kazi mbayo ni lazima lakini siya furaha kubwa sana kwangu.

Niambie kuhusu muziki unahupenda. Muziki ninaupenda ni tofauti sana lakini kwa jumla napenda bongoflava na pop ya kiswahili. Kwa kweli kila wimbo unaonivutia unahisia kipekee na mara nyingi unanirudisha kwenye kumbukumbu fulani au kati fulani wa maisha yangu. Napenda pia kusikiliza reggae mara kwa mara hasa wakati nataka kupumzika ama nataka kutulia. Muziki huu, huwa una nifanya na jisikie niko kuhuru, kama niko kwenye dunia yangu, wenye amani, na furaha kidogo. Mwana muziki au bendi ni nayoipenda sana ni Diamond Platinum. Kwa saa, kwa sababu, wimbo wake, kila mara unamgusu wa kipekee, unaonyesha hadithi na hisia, zinazo husiana na maisha ya kila siku. Lakini pia, napenda wasanii wengine wakizazi kipya pia kwa sababu, unanipa hamasa na mguvu ya za kufanya mambo. Muziki kwa kweli nigesema nisehemu ya maisha yangu kila siku na mara nyingi napenda kusikiliza wimbo wakati ninafanya kazi au nikipumzika jioni nikiwa nyumbani Wakati mwingine napenda pia kusikiliza asubuhi wakati ninaanza siku kwani huna nifanya niwe na motisha na nikuze mawazo yangu Jambo la kuvutia kuhusu muziki ni jinsi unavyoweza kuathiri hisia zangu ukiwa na wimbo mzuri mara nyingi nahisi furaha na piga hatuwa kidogo au hata kuanza kuimba kimya kimya bila kujua muziki unanguvu ya kuguza hisia zangu na mara nyingine unanirusu kuwa kimya na kufikiria mambo mazito au tu kwa cha mawazo yangu ya tiririke napenda pia kusikiliza muziki nikitaza nje dirisha kuona miti inavyokota Awatu wakio kwenye shuguli zao na wimbo mzuri uianesukuma kuzingatia uzuri wa kila kitu Kwa hivyo nangesema kwamba Muziki ni sehemu ya maisha yangu na kila siku Kila siku yangu yasio na wimbo mzuri huwa nahisi ni kama kuna kitu kinachukosekana Hata wakati ni mechoka au nikio na huzuni kidogo wimbo mzuri unaweza kunibadilisha hali yangu Kunifanyaniwe na hamasa, kunifanyaniwe na furaha kidogo Kwa hivyo muziki tu sio burudani kwangu Bali, muziki, hu napenda kupata kwamba nirafiki wa kweli ambaye kila siku anani saidia kuhishi kwa nguvu, kuhishi na furaha na nijisikia nikia wa mtu mwenye burudani, mwenye kutulia kwa roho, nafsi na mwili wangu na akiliangu tu kwa jumla.

Uzoefu gani wakushangaza umewahi pata? Uzoefu wakushangaza zaidi nilio upata ulitokea nilipokuwa na marafiki zangu kwenye likizo kula ufukweni. Siku hiyo ilikuwa jioni na jua lilikuwa likizama kwa utaratibu na mawingu yalikuwa harangi ya machungwa na pinki na yalikuwa ya kichanganyika angani. Nilikuwa ni kitazama maji ya bahari ya kinigusa miguu yangu na mawimbi ya kiwa na sauti ya utulivu na kwa kweli, siku nilikuwa nimiehisi ni siku ambayo ilionipa amani kama hiyo hapa awali na kitu chakuzangaza zaidi, kilikuwa ni kuna ndege ya wanatofauti wakiruka juu ya maji na maramoja moja, tukapata kuwana dolfin na wakicheza maji karibu nasi nilikuwa nimejaa furaha na mshangaona hata marafiki wangu lishangaa kama mimi na kwa hivyo kwa kweli ilikuwa ni kama ndoto ilikuwa hali halisi lakini pia ilikuwa hali ajabu sana. Nilihisi hisia za shukurani kwa maisha kwa marafiki zangu na kwa uzuri wa asili uliozunguka. Pia siku hiyo ilikuwa ya kushangaza kwa sababu tulijaribu mambo mapya kama kuogelea mbali kidogo na kucharibu chakula kisicho zoeleka. Kila kitu kilikuwa kipya na kila hatua nilipochukua nilikuwa nikijifunza na kushangaza. Nilihisi kama kile kipande cha maisha kilikuwa na maana na kwamba ni muhimu kuishi kila wakati kwa furaha na kutambua uzuri uliopo. Kumbuka uzefu huu pia ulinifundisha somo muhimu mara nyingine ajabu ya kweli haikuja kwa sababu ya kitu kikubwa bali ni kutokana na kuona ule uzuri mdogo wa kila kitu kama vile jua kama vile maji ama wanyama tu wa baharini. Na kwa hivyo ningesema kwa kweli hiyo siku ilinifanya nikuwe ni mtu amebadilika kidogo kwanza kuthamani zaidi kila siku na kujua komba maisha ya naweza kuwa na ajabu kila wakati ukijua kuangalia na kushugulikia nayo na yalio kwenye maisha. Kwa hivyo, uzoefu wakushangaza, sio tu kutokea kwa tukio kubwa hapana, bali pia ni jinsi unavyo shugulikia hali, jinsi unavyo shirikiana na wengine, na jinsi unavyo thamani, kila kitu kidogo kinacho kuzunguka. Na siku hivyo ya ufukweni ni moja kumbukumba bazo, kwa maisha zangu, baado sitawai kuyasahau hata kidogo.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wakiragbi wakimarekani. Naezasema timu ya mpira wakiragbi ya kimarekani nayo penda zaidi ni timu inayoitwa New England Patriots. Ingawa wengi wanajua wanachukua mpira wa marekani lakini mimi kwa kweli ninaangalia kiragbi cha kimataifa pia. Nanapenda jinsi wachezaji wakiragbi wanavyo shirikiana kama timu moja. Nimevutiwa sana na timu hii kwa sababu kila mchezo wanapokuwa uwanjani, wanacheza kwa makini mkubwa na kwa mbinu ya kipekee ambayo mara nyingi inapelekea ushindi wa kusisimua. Ninakumbuka mchezo mmoja mkuu walipo shiriki katika ligi kuu ambapo walishinda kwa tofauti kidogo na pointi kidogo sana siku hiyo nilijihisi mwenye msisimuko mkubwa sana na hata baada mchezo kumalizika siku taka kuondoka mbele ya televisheni. Kila pale wachezaji walipokuwa wanapiga hatua, nilihisi kama niko pale uwanjani nao, nikicheka, nashangilia, na kushino kuamini jinsi walivyokuwa na mbinu na nguvu. Mchezaji mmoja nayempenda sana ni Tom Brandi kwa sababu anaakili za kipekee na mchezo na anauwezo wakufanya maamuzi mazuri hata katika wakati mgumu. Marazote ni napomuona akipiga mpira ama kushambulia Nahisi hisia ya ajabu, nahisi mwenye furaha Nahisi pia mwenye mchangamko na msisimuko fulani Mchazo wake huwa unanifanya nifikie kiwango cha msisimuko ambacho Sirahisi kupata mahali pengine na wakati timu yangu inapocheza huwa najihisi mwenye mchanganyiko wa shauku, furaha na wakati mwingine wasiwasi kidogo na ni hisia za kipekee sana kuona kila mpila unaposogea kila hatua ya ushindi au ile hatua ya utu ya kupongeza. Na siku nyingine hata baada ya mchezo kumalizika na penda kufikiri mbinu walizo tumia jinsi walivyo shirikiana na jinsi wachezaji walivyo kuwa wakifanya kila kitu kwa moyo mmoja. Kwa hivyo kwa kweli timu hii siyo tu timu ya kucheza mpira bali ni mfano wa mshikamano, ni mfano wa nidhamu na ni mfano wa kujitolea. Na kila mchezo ni kama somo la maisha umakini ile hali ya kushirikiana na kutokuwa na hofu ya changamoto ndogo- ndogo. Na hii ndiyo sababu kila ni napo iangalia timu hii, si mchezo tu ninayoona bali ni historia ndogo ya mashajua wakisasa wakiishi kwa shauku na mchezo hao.

Unashugulikia uthaifu wako vipi kazini? Ninaposhugulikia uthaifu wangu kazini. Jambo la kwanza kabisa hua ni kujikubali. Nimegundua kuwa hakuna mtu mkamilifu. Na kila moja ana sehemu ambazo, bado anajifunza. Na kwa hiyo, sijifichi wala kujisikia ni kama na jidharao nikigundua nina udhaifu fulani. Badala yake hua najitazama kwa uhalisia na kujiambia hapa kuna nafasi ya kukua. Kuwa na mara nyingi, udhaifu wangu hujitokeza pale kazi inapokuwa nyingi au muda unaponibana. Kuna wanyakati naweza kuhisi nimelemewa au nikachelewa kidogo kukamilisha jambo. Na ninapogundua hali hiyo huwa nachukua hatua ya kwanza ya kupanga upya kazi zangu. Nakaa chini naangalia ni nini muhimu zaidi, ni nini kinaweza kusubiri na ninaanza na kilicho cha lazima. Hiyo hunisaida kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa utulivu zaidi. Pia nimejifunza kuwa si vibaya kuomba msaada. Zamani nilikuwa napenda kufanya kila kitu peke yangu. Lakini hata pale nilipohitaji msaada. Lakini sasa nimegundua kuwa kuuliza ama kushauriana na wenzangu kazini. Ni ngufu na si hali yakuonyesha udhaifu. Kuna wakati mtu mwingine anaweza kuona jambo kwa njia tofauti na kunisaidia kupata suluhisho raisi zaidi. Na hilo unijenga na kunipa ujasiri kazini. Njia nyingine ninayotumia ni kujifunza kila mara. Kama kuna kitu siwezi kifanya vizuri na kuchukua muda, kujifunza zaidi, naweza kuuliza, naweza kusikiriza, au hata kujitathmini mwenyewe baada ya kazi naangalia leo nilifanya nini vizuri na wapi nilipoteleza. Siezi jilaumu sana lakini bali najikumbusha kuwa kila kosa ni somo na kadri siku zinavyopita najiona nikiboreka taratibu sana. Hwa ninajitahidi pia kuwa na mawasiliano ya wazi. Kama najua kuna eneo fulani nina changamoto najaribu kuwa wazi mapema kabla kusubiri mpaka mambo yaende vibaya. Hii huwa inasaidia kujenga uwaminifu na pia kupunguza presha. Ya watu wanapojua hali yako mara nyingi, wanakuwa tayari kushirikiana na kukusaidia kufanikisha kazi zako. Saikolojia pia nimejifunza, kujizungumza kwa upole, badala ya kujilaumu, na kusema maneno mabaya, moyoni, najiambia, unajaribu, na hilo huo linanitosheleza kwa sasa. Hii huwa inanipa nguvu ya kuendelea, na najua kuwa hata siku ambazo sifanyi vizuri sana, bado, huu ni sehemu, ya safari yangu, ya kujifunza na kukua. Kwa hivo kwa jumla, ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua, kwa kujipanga, kwa kujifunza, kwa kuomba msaada na kuwa mvumilivu na nafsi yangu. Sijilazimishi kuwa mkamilifu, bali naleng kuwa bora kidogo kuliko jana. Na hilo kwangu, ndilo jambo muhimu zaidi kazini na maishani mwangu kwa jumla.

Timu gani ya michezo unao fuata? Timu ya michezo ninaufuatilia mara kwa mara ni timu ya mpira wa miguu inayoitwa Manchester United. Asaa kwa sababu unapenda mpira wa miguu na timu hii imekuwa ikijulikana kwa historia yake ndefu ya ushindi na wachezaji bora ambao wamekua kichezea ile timu kutoka enzi za jadii. Kila ninaapo angalia wachazaji wanapocheza, huwa na hisi msisi muko fulani mkubwa na mara nyingine napiga shangwe peke yangu nyumbani ama na shirikiana na marafiki zangu, kupitia simu ama mitandao ya kijamii. Ninaweza kukumuka mechi nyingi ambazo zime nifanya nisizimuke sana kwa mfano mchezo moja walipopata ushindi wa mwisho kwa pointi chache nilihisi hisia za ajabu, hisia za furaha na nikasikia nikona mshangao mkubwa sana. Nikama kila kipande cha mchezo kilikuwa kikizunguka karibu nami na kila goli lilipo fungwa, lilifanya nipige shangwe bila kudhibitiwa. Mchezaji moja ninaipenda sana ni Cristiano Ronaldo. Hasa kwa sababu ana mbinu za kipeke, ana nguvu na anaeza kubadilisha hali ya mchezo katika sekude chache tu. Na mara nyingi napenda kuangalia jinsi, anavyo piga mpira, jinsi anavyo sogea kwenye wanja na jinsi anavyo shirikiana na wenzake kwenye timu yake. Na nikimtazama pale kwa televisheni, huwa naona ni kama ni jambo la kuvutia, kuona ujasiri na nidhamu anayonyesha. Kila mara ninapokuwa nikifuatilia timu yangu nahisi mchanganyiko wa furaha, msisimko na wakati mwingine wasiwasi kidogo. Ni hisia ambazo ni ngumu kueleza kwa maneno, lakini zinanifanya uzoefu wa michezo kuwa wakipeke sana. Siku nyingine pia baada ya mechi kumalizika napenda kufikiria binu, walizo zitumia jinsi, wachezaji, walivyo shirikiana na jinsi kila moja ya hatua zile ndogo ndogo ilivyo kuwa muhimu kwa ushindi wa hiyo timu kwa huo wakati. Kwa kweli, kufuatilia timu ya michezo, siyo tu burudani, bali pia ni somo la kushirikiana, ni somo la uvumilivu, na ni somo la mshikamano, na kila mechi ni kama hadithi ndogo ya shujaa kisasa, na kila goli linaongeza furaha na msisimko kwenye maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo, timu hii siyo tu ya kucheza, bali ni rafiki wa kweli katika wakati wa furaha na msisimko kwenye maisha yangu, na kwa wakati fulani kwa maisha yangu.

Nini kinacho kufanya ucheke? Naweza sema kwamba kitu kinacho nifanya ni cheke sana, ni kitu cha gafla, kilicho chafuliwa, na urari, wakawaida, wamaisha. Kwa mfano, marafiki wangu wanaweza kufanya kitu kidogo, kisicho na maana kama kusema usemi wa ajabu, ama kufanya mchezo mdogo mdogo wa kuchekesha, na mara moja sinabudi kucheka. Mara nyingine, hata hali ndogo kama mtoto, akijaribu kusema jambo kubwa, lakini ya kaeleza vibaya, hua na nifanya ni cheke sana. Pia mimi napenda kucheka ni napokuwa na marafiki wakati tunakaa moja na kuzungumza mara nyingi, kuna mazungumzo ya ghafla yanao fanya kucheka bila sababu kubwa. Na kila mtu anakuwa na hadithi yake ya kuchekesha na hiyo ya initengeneza hisi ya za furaha na unganisho. Hata wiki nyingine nilipokuwa ni kufanya kazi na marafiki wenzangu walifanya kitu kidogo cha kuchekesha na nikanza kucheka hadi kukosa pumzi. Na hisia hiyo ya furaha na utulivu ilikuwa ya ajabu sana. Pia filamu ama video za kuchekesha zinaweza kunifanya nicheke sana. Napenda hasa zile ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku kwa njia ya kuchekesha. Na mara nyingi na hisi kama mimi pia nisehemu ya hadithi hiyo na kucheka kuna nifanya nisahawo mafadhaiko ya kila siku na hii ni kama tiba ya haraka ya furaha na kila mara na popata nafasi ya kucheka na hisi ni kio na nguvu kidogo ya kushugulika na changamoto za kimaisha. Kwa hivyo naeza sema kwa kweli kucheka siyo tu kwa sababu ya kicheko cha nje bali pia ni hisia za ndani ya furaha na wakati nacheka na pata uhuru kidogo kutoka kwa wasiwasi ama uchovu na hii na inifanya nione maesha kwa mtazamo mzuri zaidi na mara nyingi na penda kucheka peke yangu ni kikumbuka matukio kuchekesha ya zamani. Kwa hivyo, kile ni nachokifanya ama kile kinachofanya ni cheke ni mchanganyiko wa ucheshi, mchanganyiko wa ucheshi wa ghafla mazugumuzo na marafiki ama tukio tu ula kuchekesha la maisha ya kila siku. Kwa hivyo, cheka kwa kweli ni furaha, isio na kifani na kila wakati inapopata nafasi ya kucheka na penda kuithamini na kuifurahia kwa moyo wangu wote.

Una hifadhi pesa vipi? Nina hifadhi pesa kwanjia rahisi lakini kwa njia yenye nidhamu. Kwanza kabisa nimejifunza kuwa kuhifadhi pesa, si swala lakuwa pesa nyingi, bali ni mtazamo na tabia. Nilipo ngudua hilo, mambomengi ya lianza kubadilika, pole pole, sijanza kwa kiwango kikubwa. Nilianza kidogo kidogo, lakini kwa uaminifu na msimamo kila na popata pesa jambo la kwanza hua si matumizi, bali ni kujitenga na sehemu ya kuweka akiba. Hata kama ni akiba kiasi kidogo, najitahidi kwa kuhakikisha kuwa pesa ambayo haiguswi na. Najiona kama nalipa deni kwa nafasi yangu ya badaye na najiambia kwa huyu wakesho na ya nahitaje msaada kwa hivo lazima ni mjali leo. Na hilo hunisaide kujizuia kutumia kila kitu kinachungia mkono ni mwangu. Pia napenda pia kupanga matumizi yangu. Siandiki kwa ufasaha sana lakini kichwani najua pesa yangu inaenda wapi na najua nikiasigani kinaenda kwa chakula, nikiasigani kinaenda kwa kodi na mahitaji yangu ya msingi. Na nikishajua hayo inakua rahisi kuona pesa ziada ambayo unaweza kuhifadhi Sijalazimishi maisha magumu lakini na jifunza kusema hapana kwa baadhi ya vitu visizo vialazima njia nyingine ni naotumia ni kuhishi chini ya uwezo wangu kama ni naweza kununwa kitu chabei nafuu ambacho kina nitimiza haja Sitakimbili akile chabei kubwa kwa ajili ya kuonekana tu ama kujigamba nimejifunza kuwa amania akili ni muhimu zaidi kuliku kuonye sha watu kituwa ambacho ulichonacho na hilo huwa naona ni kama linanisaidia sana kubakia na pesa ya kuweza kuweka kwa akiba yangu bila maumivu pia ni najitahidi kuepuka matumizi ya kihisia kuna nyakati mtu anajisikia vibaya au anajisikia mechoka halafu nataku kutumia pesa ili ajifariji zamani nilikuwa nafanya hivo lakini sasa najijua vizuri Nikihisi hali hiyo huo na jipamuda na jiambia mgoje ipite kwanza na mara nyingi nikisubiri hile hamu ya kutumia pesa hui napungua na pesa yangu inapata kubaki salama. Kuna wakati pia na jiwekea malengo madogo ya akiba. Si malengo makubwa ya nao nitia pressure hapa na bali ni yale malengo ambayo ya na nipamutisha niendelee kuhifadhi pesa yangu kwenye akiba. Kwa mfano na jiambia mwezi huu na taka nisiguse pesa fulani chaki kiwango fulani na nikifanikio na jisikia mtu mwenye raha sana. Na hisia hiyo huwa ina nifanya nitake kuendelea zaidi na zaidi kuwekeza akiba. Kwa hivyo ningesema akiba huwa na inageuka tabia ambayo siyo ya adhabu. Na ninahifadhi pesa pia kwa sababu imenifundisha amani ya moyo kujua ni na akiba fulani hata kama si kubwa. Hunifanya niweze kupumua vizuri Najua kama jambo la dharura Ninapo tokea sitaanza kukimbia ovyo na kuomba kila mtu na hilo huwa linanipa uhuru wa mawazo na kunifanya ni jiamini zaidi Kwa hivo kwa ujumla huwa nasema Ninahifadhi pesa kwa nidhamu Kwa subira na kujijua Nasifanyi mambo kwa ukamilifu kila wakati Hapana kuna wakati na jikosea Lakini narudi tena kwenye mstari Najua kuwa kuhifadhi pesa ni safari na situkio la siku moja Kwa hivo kila hatua ndogo ninayo chukua leo inanijengia maisha yenye utulivu zaidi hapo kesho kesho ama kesho kutwa ni hilo ndilo lengolangu kubwa kwenye uhifadhi wa pesa ne kuekeza akiba.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Naizasema kwamba napenda kufanya kazi kwa jia zote mbili peke yangu na pia kufanya kazi na wengine. Lakini kila moja ina nafasi yake malumu katika maisha yangu. Nikianza na kufanya kazi peke yangu, huu ni mtindo ninaoufurahiya sana hasa pale. Kazi inapohitaji umakini, kufikiri kwa kina ama kufanya mamuzi ya haraka. Nikifanya kazi peke yangu, huwa nahisi ni kama niko huru. Ninaweza kupanga muda wangu, kufuata mpangilio wangu mimi mwenyewe na kusikiliza mawazo yangu bila usumbufu mwingi na kuna utulivu fulani unaokuja pale, ninapokuwa peke yangu kazini na mara nyingi, ndipo ninapata mawazo bora zaidi Wakati ninafanya kazi, peke yangu, najisikia ni kama ninaongea na nafsi yangu, najua uthaifu wangu, najua nguvu zangu Nanajua ni wapi nitahitaji kuongeza juhudi na hakuna presha ya kumuridhisha mtu mwingine maramoja apana Nikikosea, najirikebisha pole pole na hali hii huwanasikia kama inanipa nafasi ya kujijenga, nafasi ya kujifunza na kujiamini zaidi pia inanisaidia kuwa mkweli sana na kazi ninayofanya kwa sababu najua matokeo yote ya nategemea mimi Lakini pia napenda sana kufanya kazi na wengine Kuna kitu kizuri sana kinachotokea pale ambapo watu wanakutana na kuweza kushirikiana mawazo wanapokutana. Kitu kipya huwaa kinaweza kuzaliwa na kila mtu huja na mtazamo wake, uzoefu wake na njia yake ya kuona mambo. Kwa hivo hilo ni jambo ambalo huweza kunipanua akili. Na kuna wakati mimi mwenyewe singe fikiria suluhisho fulani, lakini mwenzangu akilitaja na hisi kama pazia, limeondolewa machoni, na kufanya kazi na wengine, hunifundisha uvumilivu na kusikiliza. Siyo kila mara mtaelewana na hapo ndipo unajifunza kuvumilia, kujieleza vizuri na wakati mwingine kukubali kuwa hujui kila kitu. Napenda mijadala yenye heshima kushirikiana bila kushindana na kuona kazi ikifanikiwa kwa sababu ya juhudi za pamoja. Hisia ya kusema tumeweza pamoja inaladha yake ya kipekee. Na kuna wakati pia kufanya kazi na wengine hunipamotisha. Ukiona wenzako wanajituma nawe unajikuta ukijituma zaidi. Kuna nguvu fulani ya pamoja ambayo hujitokeza hasa kama timu inaelewana. Kicheko kidogo mazungumzo ya hapa na pale na kusaidiana vina ufanya mzigo wa kazi uonekane mwepesi. Kuliko ulivyo. Kwa hivyo, kwa upande wangu, siwezi kusema napendelea moja pekee na fikiria kazi bora hutegemia mazingira. Na kama ni kazi ya kufikiri, kazi ya kupanga, ama kutekeleza jambo, linalo hitaji umakini mkubwa, nafanya vizuri zaidi nikiwa peke yangu. Lakini kama ni kazi ya kubadilishana mawazo, kujenga kitu kikubwa, ama kutatua tatizo kwa pamoja, basi kufanya kazi na wengine hunipa matoke mazuri zaidi. Mwisho wa siku nimejifunza kujijua najua nilini nijitenge kidogo na nilini nijifungue kwa wengine. Uwezo huo, wakubadilika, ndiyo ambao naeza sema umenisaidia sana kazini. Nimegundua kuwa silazima uchague upande mmoja bali ujifunze kutumia kila mtindo pale unapofaa na hapo ndipo kazi inakuwa ya maana, inakuwa kazi rahisi na inakuwa ya kufurahisha zaidi.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, haiwezi kuwa ni kitu rahisi kabisa. Nikisema ukweli, teknolojia imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku, kiasi kwamba wakati mwingine hata sioni ninavyo iangalia au kuitumia. Lakini, nikikaa chini na kufikiria najua kwamba kabisa, kuwa inawezekana kuishi siku moja bila simu, bila mtandao, na bila vifaa vya kidigitali ingawa, kuna hitaji maandalizi ya akili. Ni kiamka asubui bila teknolojia kitu cha kwanza kinacho ninachokosa ni simu. Na mimi hutumia simu kama saa yaku amsha, kama kalenda, na hata kama njia ya kuangalia muda, ama habari kwenye mtandao na kwasilia. Na mbila hiyo, ningelazimika ku amka, kwa mwanga, wa asubuhi, ama kwa sauti tu ya mazingira, ama nyoni asubuhi wanapoamka na kuimba zile ngoma zao. Lakini hilo lenyewe linauzuri wake, naweza kuamka bila haraka, bila ujumbe ama tarifa, kungeleta utulivu fulani, wakipeke, ningehisi ni kama akili yangu na siku kutaratibu, bila kushambuliwa na mambo mengi mara moja. Na katika siku hiyo, ningejikuta ni kifanya mambo kwa umakini zaidi. Kama nikula, ninge kula bila kuangaila skrini. Kama nikutembea, ninge tembea, nikitazama mazingira, nikitazama watu na asili. Ninge sikia sauti ambazo maranyengi na zikosa kwa sababu akili yangu iko kwenye simu. Kelele zandege, upepo au hata watu wakizungumuza pembeni nadhani siku hiyo ingenifundisha jinsi nilivyozoea kugawanya umakini wangu bila kujua, lakini siwezi kusema itakuwa siku nyepesi kabisa hapana. Kuna nyakati ningeisi kama kuna kitu ninacho kikosa na nikitaka kwasiliana na mtu kwa haraka au nikitaji taarifa fulani ningehisi niko na ula ukosefu na hapo ndipo ninge tambuwa jinsi teknolojia ilivyo nisaidia kwa miaka mingi lakini pia ningefunza kuvumilia. Ningejifunza kusubiri, ningejifunza maswali, ningejiuliza maswali kichwani au kutafuta majibu kwanjia ya kawaida kama kuuliza mtu au kufikiria zaidi na kipindi cha mchana, nadhani ningepata muda mwingi wakujifikiria bila kuvutwa na taarifa za kila dakika ningekaa kimia zaidi labda ningesoma kitabu chakaratasi kuandika mawazo yangu ama kufanya kazi za nyumbani kwa tulivu. Na kuna kitu chakipeke sana kuhusu kufanya jambo moja kwa wakati moja. Teknolojia mara nyingi, hutufanya tufanye mambo mengi kwa wakati moja na hilo ni jambo ambalo huchosha akili bila sisi kujua kwa hivyo, jioni ikifika bila televisheni ama simu. Ningelazimika kutafuta njia nyingine, ya kupumzika, labda ningekaa nje ni kitazama jua linavyo zama. Ama kuzungumza na utu na mtu uso kwa uso. Mazungumzo ya ana kwa ana ya na utofauti kabisa. Na hakuna haraka, hakuna kukatizwa na ujumbe unaoingia kama vile simu inaweza kufanyia na ni wewe tu na mwingine mkisikiza kila neno na nadhani usingizi wangu pia ungekuwa mzuri zaidi hadi siku hiyo kwa sababu bila kuangalia skrini kabla ya kulala macho na akili vingepu mzika mapema. Ningelala nikiwa na mawazo tulivu zaidi na labda ningeamka kesho yake nikiwa na mtazo mpya kuhusu matumizi ya teknoloja kwa hivyo ndiyo naweza kuishi siku siku moja bila teknoloja, lakini siyo kwamba nitafurahia kila dakika, lakini najua itanifundisha kitu muhimu. Itanikumbusha kuwa teknolojia ni chombo cha kutusaidia ni kitu cha cha kututawala na hata kama siwezi kuiacha kabisa. Kujipa siku moja bila teknolojia ni kama kuipa akili yangu pumzi na kujirudisha kwenye mambo ya msingi na hilo ni jambo ambalo ninaweza nidhamani sana nakuliona ni kama ni jambo la furaha. Na jambo la maana sana kwangu na kwa maisha yangu.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Naeza sema kwamba ninayemkumbuka sana kutoka shule ni mwalimu wangu wa shule ya upili ama shule ya sekondari. Hasa yule aliyenifundisha wakati nilipokuwa bado najitafuta kama mwanafunzi. Simkumbuki tu kwa jina lake bali namkumbuka kwa namna alivyo kuwa, alivyo nizungumza na jinsi alivyo niacha na alama ambayo hadi wa leo bado iko ndani yangu. Mwalimu huyu hakuwa mtu wa makelele mingi, alikuwa mwenye mtulivu, alikuwa lakini, alikuwa na utulivu fulani lakini maneno yake yalikuwa mazito. Kila alipokuwa darasani, kulikuwa na ukimya wa heshima, si kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu wanafunzi walikuwa wanataka kumuiga na walikuwa wataka kumsikiliza kwa kina. Alikuwa na uwezo wa kukufanya ujisikie una umuhimu, hata kama hukuwa mwanafunzi bora darasani. Mimi mwenyewe sikuwa na mwanafunzi wajuu sana wakati huo, lakini aliniona kwa jicho tofauti. Kitu kinachonifanya nimkumbuke sana ni jinsi alivyokuwa ananitia moyo nakumbuka siku moja nilifanya vibaya kwenye jaribio na nilikuwa nimekata tama kabisa. Nilijiona sifai najihisi labda shule si yangu lakini baada ya kipindi alinifuata pembeni hakunilaumu hakunidharau aliniambia kwa sauti ya kawaida kabisa. Una uwezo mkubwa kuliko unavyojiona lakini usijipunguze kwa kosa moja. Na yale maneno yake yailinigusa sana na sijawai yasahau kamwe mpaka na waleo huwa na yakumbuka na alikuwa pia mwalimu aliyependa nidhamu lakini nidhamu ilikuwa ya kueleweka. Hakupenda uvivu lakini hakutukimbiza kama mashine. Alitufundisha umuhimu wa muda, juhudi na kujiheshimu. Alikuwa akisema mara nyingi kuwa elimu si kwa ajili ya mtihani tu bali ni kwa ajili ya maisha. Na wakati huo sikuelewa kabisa lakini kadri nilivyokuwa nilianza kuona maana ya maneno yake. Namkumbuka pia kwa namna, alivyo kuwa, akituonyesha mfano kwa vitendo, alifika darasani mapema, alikuwa amepanga, na alikuwa anajua, anachofundisha, hakubahatisha, hilo lilinifundisha kuwa kama unafanya jambo, lilifanya alifanya kwa moyo wake wote, alinionyesha kuwa mtu anaweza kuwa mkali kidogo, lakini bado akawa na moyo mzuri. Hata njia masomo, alijali wanafunzi, alijua baadhi yachangamoto tulizo kuwa tunapitia, hata kama hatukuwai zisema wazi, alikuwa akitutazama, kama watoto wake, na pia kuna siku alinyonyesha kitabu fulani na akaniambia nikisome, akisema kinaweza kunisaida kufungua akili. Na alikuwa sahihi kitabu kile kilinifanya nianze kupenda kusoma zaidi na kufikiria kwa kina mpaka wa leo kila ninapokumbukana na changamoto mara nyingi sauti yake hunirudia kichwani inanifanya nijithamini na na kutojikata tamaa kwa haraka. Sio kwamba alibadilisha maisha yangu kwa siku moja bali alinipanda mbegu, mbegu ya kujiamini, mbegu ya kujituma na mbegu ya kujua kuwa ninaweza kuwa zaidi ya nilivyo dhani Kwa hivyo, mwalimu ninaye mkumbuka si kwa sababu alinifundisha somo fulani tu bali pia kwa sababu alinifundisha kuniamini mimi mwenyewe. Alinifundisha kuwa kosa, si mwisho wa safari na kwamba kila mtu ana nafasi ya kubadilika na kukua kwa hivyo, huwa namkumbuka daima na sitawai msahau hata kidogo.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni? Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa umakini mkubwa kwa sababu nimejifunza kuwa dunia ya mtandaoni ina mambo mazuri sana, lakini pia ina hatari zake. Sifanyi mambo kwa hofu, lakini naifanya kwa kuelewa. Najua kuwa kila nachoweka mtandaoni kinaweza kuonekana na watu wengi kuliko ninavyofikiria na kwa hivyo najifunza kuwa mwangalifu tangu mwanzo. Kwanza kabisa ninakuwa makini sana na kile ninachoshirik. Sishiriki kila jambo kuhusu maisha yangu. Kuna mambo ninachagua kuyaweka kwangu tu au kuyashiriki na watu karibu ana kwa ana. Na si kila mara napenda kuweka picha zangu kwenye mtandao. Mahali nilipo au mpango yangu. Najuwa kuwa kuna watu wanapenda kushiriki kila kitu lakini mimi nimejifunza kuchuja. Naamini si kila mtu anahitaji kujua kila kitu kunihusu. Na pia ninazingatia sana maneno ya siri ninayotumia. Siumbi neno la siri rahisi ambalo mtu anaeza kulibahatisha. Na ninajetahidi kuchagua neno ambalo lina maana kubwa kwangu lakini si raisi kwa mtu mwingine kulijua. Na pia sijizoeshi kutumia neno moja la siri kila mahali. Najua hilo linaweza kuwa kazi kidogo lakini naliona kama njia ya kujilinda, najiambia kwamba ni afadhali nijisumbue kidogo leo kuliko nipate shida kubwa kesho yake. Kwa hivyo, njia nyingine ninayotumia kulinda faragha yangu ni kutoamini kila kitu mtandaoni. Sio kila ujumbe, sio kila tangazo, ama sio kila ombi, nalo liona na liamini kwa haraka. Kuna watu wanaweza kujifanya wema, lakini wanania tofauti. Na kwa hivyo, nikiona kitu, kinachonifanya nihisi wasiwasi kidogo, huwa nachukua muda kufikiria kabla kubonyeza ama kujibu. Na nimejifunza kuwa kutokimbilia ni ulinzi mzuri sana. Na pia, ninakuwa makini na ruhusa ninazotowa. Kuna wakati programu ama tovuti zinaomba ruhusa nyingi sana, hata zisizo za lazima. Kwa hivyo, sitoi ruhusa ovyoovyo bila kuelewa na jifunza kusoma kidogo, hata kama ni kwa haraka, ili nijue nina kubali, nina kubali nini, najua watu wengi, hukubali bila kusoma. Lakini, mimi nimeamua kuwa makini kwa sababu faragha yangu ni muhimu. Kwa upande wa mtandao wa kijamii, ningesema kwamba ninachagua nani anaweza kuniona na kunifikia. Sifungui kila kitu kwa kila mtu. Napenda kuwa na mipaka, kuna watu ninaowaruhusu, kuwa na mambo fulani, na wengine siwaruhusu hata kidogo. Sioni kama hiyo ni kujifanya ila naona ni kujilinda, kila mtu anahaki ya kuchagua anachotaka watu wengine wajue kumhusu na pia nimejifunza kutotumia simu au mtandao kupita kiasi kadri unavyokuwa mtandaoni sana, ndivyo unavyoacha alama nyingi zaidi. Kwa hivyo, ninajipa mapumziko kuna nyakati nazima simu ama napunguza matumizi na hilo huwa naona linasaidia si tu kulinda faragha yangu bali pia kulinda akili yangu. Najisikia huru zaidi nikijua sipo kila wakati wazi kwa dunia nzima. Kwa hivyo kwa jumla, ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini, kuchagua ninachoshiriki na kujiheshimu. Sifanyi mambo kwa kufuata mkumbo nafanya kwa sababu najijali. Najua faragha ni kitu kinachoweza kupotea haraka sana, lakini kikilindwa vizuri kinanipa amani ya moyo, na kwangu hio amani ni amani na kitu cha dhamani sana.

Jee, unapenda kuandika kwa mkono ama kompyuta. Napenda kuandika kwa njia zote mbili yani, napenda kuandika kwa mkono, napia napenda kuandika kwa kompyuta. Lakini, kila moja huwa inanipa hisia tofauti kabisa. Kuna wakati naona kuandika kwa mkono, kuna nigusa zaidi moyoni, na kuna wakati kuandika kwa kompyuta, kuna nirahisishia maisha sana. Na yote, nazasema nategemea hali, niliopo, na kile nachotaka kufanikisha. Nikianza na kuandika kwa mkono hii ni njia ninayoipenda sana hasa pale nina potaka kutulia na napochukua kalamu na karatasi na hisi kama akili yangu inapunguza kasi mawazo ya natoka taratibu na siku haraka kuandika kwa mkono pia kuna nifanya nifikirie ya zaidi kabla ya kuandika neno kila herufi initahuji umakini na hilo huwa naona nikama linanisaidia kuunganisha mawazo yangu vizuri na kuna wakati naandika mawazo yangu binafsi ya mambo yanao nisumbua na kuandika kwa mkono hunifanya nijisikie kama naongeza nafsi yangu. Kwa hivu pia napenda kuandika kwa mkono kwa sababu kuna hisia ya uhalisi. Karatasi inaonyesha makosa, inabeba alama ya kufuta na inaonyesha jinsi nilivyokuwa nikihisi wakati nilipokuwa naandika. Kuna wakati nangalea maandishi yangu wa zamani, na naweza kukumbuka kabisa hali niliyokuwa nayo ile siku, ni kama nilikua na haraka, mandishi ya naonekana, kama nilikua mtulivu ya naonekana pia. Na hilo ni jambo ambalo kuandika kwa kompuita halionyeshi kwa urahisi. Lakini kwa upande mwngine, kuandika kwa kompyota nao, kunanivutia sana. Asa kwa kazi zangu, za kila siku kompuita inanipakasi, na nikiwa na wazo nyingi kichwani, ninaweza kuandika haraka sana bila kuhisi mkono umechoka. Pia inani inanirahizishia kurekebisha makosa, nikikosea, nafuta na kuendelea bila shida. Hilo hunifanya nijisikie huru, kujaribu mawazo tofauti bila kuogopa kuharibu kurasa. Kuandika kompyuta pia, unisaidia kupanga mawazo yangu vizuri naweza kupanga aya, kurekebisha sentensi na kuona kazi yangu kwa mwonekano mzuri zaidi. Kama ni kazi ya kitahaluma au jambo, linawitaji wazi, mara nyingi na chagua kompita. Inanipa uhakika kuwa kazi yangu, iko salama, na nitaweza kuipata tena baadaye bila kupotea. Kuna nyakati inapenda kuchanganya njia zote mbili, pia naweza kuwanza kukwandeka kwa mkono, nikitoa mawazo yangu bila mipaka, halafu baadaye naha nahamisha kwenye komputaa ili nieze kuyapanga vizuri. Njia hii, huwa ina huwana naona ni kama imenifaa sana kwa sababu inanipa uhuru wa mawazo na pia mpangilio mzuri wa kazi. Najisika ni kama nimetumia akila angu kupande zote mbili na pia kihisia kuandika kwa mkono hunipa ukaribu zaidi na kile ni nachoandika ni kama kuna uhusianao wa moja kwa moja kati ya moyo wangu, akili yangu na mkono wangu Kwa hivo kuandika kwa kompyuta nawezasema kwamba kwa upande mwingine huo unanipa ufanisi na urahisi Hakuna inoashinda kabisa nyingine lakini kila moja ina nafasi yake na wakati wake Kwa hivo siwezi kusema napenda moja kuliko nyingine napenda kuandika kwa mkono, pale ni napotaka kutulia, kujielewa, au kuandika mambo ya ndani. Ni napenda pia kuandika kwa kompyuta, pale ni napotaka kufanya kazi, kwa haraka, kufanya kazi, kwa mpangilio na kwa matumizi ya kila siku. Kwa hivo kwangu mimi, zote mbili ni muhimu na nikama zanaa tofauti, zinazo saidi ya kazi moja ambayo. Ni kutua mawazo yangu na kuyaweka wazi, kwa njia ni ninayoelewa na kuithamini.

Je. Umewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Na kwa kweli ni uzoefu unaoniguza sanaa kila ni napopata nafasi ya kuenda maonyesho ya sanaa hua yananifanya nione dunia kwa macho tofauti kidogo kama vile mtu ananifungua dirisha la fikra za watu wengine. Kitu cha kwanza kinacho nivutia ni kiingie kwenye maonyesha sana, ni ukimya wakie wenye maana, watu hua hawapiki, lele nyingi, kila moja anatazama kazi ya sanaa kwa makini, ni kama na jaribu kuzungu mzanayo kimo yomoyo, unasima mambele ya mchoro, unasima mambele ya sanamu ama picha, na unanza kujuliza msani alikuwa na fikiria nini wakati alipochora huu mchoro, ama alikuwa na hisi nini wakati alipokuwa kiunda hiyo kazi. Napenda sana maonyesho sana kwa sababu hakuna jibu moja sahihi, kazi moja sana inaweza kumanisha kitu tofuti kabisa kwa watu wa wili. Mimi inaweza kuona huzuni, mtu mwingine inaweza kuona matumaini, na hilo hunikumbusha kuwa kila mtu anasafari yake ya kihisia na kiakili. Sanaa huwa inaruhusu kila mtu kutafsiri kulingana na maisha yake. Kwa hivu, nimuahi kufurahia sana, mwonyesho, enaonyesha sana ya kia Afrika, hasa ile, inahusisha utamaduni, historia na maisha kila siku. Kuona kazi zinazoguza maisha ya kawaida kama kijiji, soko, familia au mapambano ya jamii, hunifanya nijisikie karibu sana na msanii. Ni kama mtu na niambia hadithi bila kutumia manano yote. Pia napenda sana ya ki sasa, hata kama wakati mwingine sielewi maramoja. Kuna kazi ambazo unaziangalia na unajuliza hii ni nini hasa Lakini kadri unavyo simama pale na kufikiria Unaanza kuona ujumbe, uliojificha na hapo ndipo sanaa inanivutia zaidi Inanilazimisha kufikiri, si kupokea tuko kwa hivo, maonyesho yasanaa pia hunipa na fasi ya kutulia katika dunia yenye haraka sana Maonyesho ulilazimisha kupunguza muendo Unatembea pole pole, unangalia kwa makini, unatafakari ni kama aina fulani ya tiba ya akili unatoka pale ukiwa umetulia zaidi na wakati mwingine ukiwa ume hamasika kufanya kitu chau bunifu kihisia na hisi furaha mshangao na wakati mwingine hata huzuni Lakini huzuni ya kufikirisha Sia kukatisha tamaa sanaa hunikumbusha kuwa hisia zote ni sehemu ya ubinadamu wetu na nisawa kuzihisi Kwa hivo kwa jumla kuenda mwonyesho sanaa Sio tu kutazama picha Usanamu ni kukutana na mawazo kutana hisia na hadithi za watu wengine na kila ninapoenda na jifunza kitu kipya kuhusu sana kuhusu watu na hata kuhusu mimi mwenyewe.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari Kwa jumla naezasema kwamba kusubiri kwenye mstari hunipa hisia mchanganyiko Siwezi kusema na kupenda sana Lakini pia si jabo li lilano nikasirisha sana Inategemea mazingira na hali ya siku yenyewe Kuna nyakati ambapo kusubiri unifanya nijisikie mwenye subira zaidi Ukiwa kwenye mstari Hunabudi kubalikuwa mambo hayaendi kwa kasi yako Unajifunza kuvuta pumzi Unajifunza kutulia na kuwacha presha ya kutaka kila kitu kifanyike maramoja Wakati mwingine naona ni kama mazoezi ya uvumilivu Asa kama niko mahali kama benki, hospitali, ama ofisi za huduma za uma Lakini pia nisikufiche kuna nyakati kusubiri unichosha Ukisimama kwa mudamurefu bila kujua nilini za muyako itafika Unaweza kuanza kuhisi kukosa uthibiti wa muda wako hapo ndipo mawazo huanza kuja kama kama ningepanga vizuri zaidi Nisingekuwa hapa kwa mudamurefu Hasa nikiwa na haraka, au nikiwa ni mechoka, kusubiri, kwenye mstari, kunaweza kunivuta subira kidogo. Kwa upande mzuri pia, kusubiri, hunipa nafasi ya kuangalia watu, unaona tabia, tofauti, kuna anaye kasirika, kuna anaye kuwa mtulivu, kuna anaye jipigia simu, na kuna anayechukua muda huo kusoma, au kusikiliza muziki. Wakati mwingine, naweza kujikuta nikita nikitaba samu, nikiona jinsi watu, wanavyoitikia ki wanavyo itikia hali, ile ile kwa njia tofauti kabisa. Na mara nyingi, hujaribu kubadilisha kusubiri, kuwa muda wa faida, nikiwa na simu, naweza kusoma habari, kujibu ujumbe, au kusikiliza muziki. Na kama sinasimu, najaribu kutafakari kidogo, ama kupanga mawazo yangu tu kazi kazi gani ntaifanya badaye, ama ni mambo niliopaswa kukumbuka. Na hilo, hufanya muda, uonekane mfupi zaidi kisia. Na hisi kusubiri kwenye mstari hunikumbusha kuwa si kila si sikila kitu kiko mikononi mwangu. Kuna mifumo, Kuna taratibu na watu wengine wanao nizunguka. Na lazima nichanga nichangamane nao na inanisaidia kuwa mnyenyekevu kidogo na kuelewa kuwa kila mtu anasubiri kitu chake pia. Kwa kifupi, kusubiri kwenye mstari, sijambo ninalolifurahia sana, lakini nalikubali kama sehemu ya maisha nikijifunza kulitumia vizuri ni leza kuwa mudawa kutulia, kujitafakari na kujifunza subira zaidi.

Unasherehekea sikukuu vipi? Nilipo sherehekea sikukuu mara nyingi napenda kufanya hivyo kwa njia ya familia na marafiki kwa mfano Ikiwa ni krisimasi, tunakusanyika nyumbani, kwa babu na bibi na kila mtu analeta kitu kidogo cha chakula. Napenda sana hisia hiyo ya pamoja kwa sababu kila mtu akiwa na furaha, watoto wanacheka na majirani wanashiriki pamoja. Siku hiyo huwa inajaa musisimuko na hisia za shukrani. Kwa kawaida sikukuu huanza mapema asubui, kila mtu akiwa amevaa vizuri na mara nyingine tunapiga picha ndogo ndogo, za kumbukumbu. Kisha tunaanza sherehe na chakula kizuri ambapo kila mtu anashiriki hadithi za zamani ama kucheka na kuchezesha watoto. Kwa kweli, chakula ni sehemu kubwa ya sherehe kwa sababu kila mtu anachangia kitu na unapopata chakula kilicho andaliwa kwa upendo, hisia za furaha hazina kifani. Pia, siku kuu ni muda mzuri, wa kufanya kazi za kijamii, mara nyingi, tunasaidiana, tunashirikiana, na hata kutoa zawadi ndogo ndogo kwa watoto ama jirani. Na hii inani inafanya siku kuwa ya maana zaidi kuliko ya kupata burudani. Nimegundua kuwa kusherehekea siku kuu si tu kwa ajili ya furaha kibinafsi Bali pia ni nafasi ya kuunganisha familia na jamii na kujenga kumbu kumbu nzuri. Nafurahia pia kusikiliza mziki maalum kwa sherehe au kucheza michezo ya kawaida wakati wa sherehe Kwa mfano marafiki na familia hucheza michezo midogo au kucheka pamoja na hiyo inanifanya nijisikie karibu zaidi na kila mtu na hali hiyo inatengeneza kumbu kumbu ambazo hukaa ndani ya moyo kwa muda mrefu na kwa kifupi naweza sema kwamba kusherehekea siku kuu ni mchanganyiko wa furaha, shukrani, chakula kizuri, muziki, michezo na pamoja na familia na marafiki. Siku hiyo huwa inanikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kuthamini kila pande ndogo ya maisha. Na hivo ni muda wa kuwacha wasiwasi na kufurahia kile tulicho nacho. Kwa kweli, sherehe za siku kuu ni moja ya mambo ninayopenda zaidi katika maisha yangu.

Kampuni gani ya teknolojia unayo iamini? Kampuni ya teknolojia ninayo iamini kwa kweli ni Apple. Sio kwa sababu kila mtu anaposema Apple lazima nisemesawa. Bali kwa sababu uzoefu wangu mwenyewe na teknolojia yao umekuwa maalumu zaidi. Kwa kila wakati nikipata simu mpya ama kompyuta mpya, mara nyingi napata ushawishi wa jinsi bidhaa za Apple na zinavyoweza kufanya maisha yangu kila siku kuwa ya rahisi yenye mwone kano safi na zinaendana kwa urahisi na mambo ninayofanya. Kitu kinachonifanya ni amini Apple ni jinsi wanavyo tangeneza bidhaa ambazo ni thabiti na rahisi kutumia kwa mfano, mara nyingi napenda kutumia simu yangu kwa kazi, kupiga simu na marafiki, kusikiliza muziki, na kuona barua pepe. Kwa upade mwingine, pia napenda kompyuta ya Apple kwa sababu, yani kumbusha kwa teknolojia inaweza kuwa na muundo muzuri na iwe ya kwa minika. Sioni ni tu kifaa, lakini ni hisia ya kutumia kitu kinachofanya maisha yangu kuwa rahisi zaidi, bila kuniletea msongamano wa kiufundi wa mara kwa mara. Nina kumbuka nilipoanza kutumia bidhaa zao mara ya kwanza nilikuwa na MacBook, MacBook mpya na iPhone. Na jinsi nilivyo shangaa jinsi zilivyo weza kushirikiana kwa urahisi bila mimi kufanya mengi ya kiufundi. Ilikuwa kama fumbo, lilofunguka kwa urahisi na hiyo ilifanya nijisikie kutokuwa na wasiwasi kuhusu mambo kama kuhifadhi data kuhamisha faili na hata kutumia programu mbali mbali kwa shughuli za kila siku. Pia napenda jinsi Apple inavyo lenga usalama na faraga ya mtumiaji wake. Leo hii kwa dunia ambayo teknolojia imeingia kila sehemu ya maisha ni muhimu sana kuona kampuni inayo chukua tahadhari ya kulinda taarifa zako binafsi. Hii inanifanya nijisikie salama wakati nikipiga simu, kutuma ujumbe au kutumia programu mbalimbali bila kuhofia siri zangu kutoweka ama kutumiwa bila idhini yangu. Lakini sio kila kitu ni kamili kuna wakati bidhaa nigali zaidi kuliko zingine na kawaida najikuta nafikiria sana nafikiria marambili kabla kununuwa. Lakini bado naamini thamani ya kile unachopata hasa kwa ubora, ufanisi na muda mrefu wa matumizi ni kubwa. Kwa hivyo hata endapo kuna kampuni nyingine nzuri pia. Bado napata Apple kuwa msukumo mkubwa sana katika maisha yangu ya teknolojia. Na kwa kifupi, nenewa mimi kampuni hii kwa sababu inafanya teknolojia iwe rahisi, iwe dhabiti, teknolojia iwe ya kutagemea kwa sababu uzoefu wangu wanyewe umeonyesha kwamba bidha zao, zinasaidi kila siku, bila kuletea musongo wa kiufundi, usio itajika. Kwa hivyo, kwa sasa, Apple ni kampuni ambayo na shikilia imani kubwa nayo katika maisha yangu ya kila siku ya teknolojia.

Unashugulikia kazi za dharura vipi? Kazi za dharura maranyingi zinaniletea changamoto lakini pia ninafasi ya kuonyesha utayari na akili ya haraka. Mimi napena kushugulikia kazi za dharura kwa kufanya mpango wa haraka lakini kwa umakini. Kwanza napimahali kwa haraka ilikuwa ni nini? Kinahitaji kipa umbele. Kila mara najua kwamba kazi za dharura hazina muda wa kupumzika. Na hivyo ni muhimu kuweka akili yangu katika hali ya utulivu ili kufanya maamuzi sahihi. Mara nyingi, napenda kwanza kwa kuzingatia hatua ya kwanza. Ni kitu gani kina hitaji kushugulikiwa mara moja na ni kitu gani kinaweza kusubiri sekunde chache. Kwa hii, kwa mfano, ikiwa kuna tatizo la machine, kazini au shida ya data ambayo, inaweza kwa kuathiri timumzima, mimi huanza kukutua taarifa kwa wale ambao wahitaji kujua haraka, kisha kuanza kutatua tatizo hatua kwa hatua. Njia hii huwa inanisaidia kuthibiti msongo wa kazi na kushugulikia kila kitu bila kupoteza muda au kufanya makosa. Pia napenda kushirikiana na wenzangu wakati wa kazi za dharura. Hii huwa na inirahisishia kila kitu kwa sababu kila mtu anajua jukumulake mara nyingine. Kushirikiana kuna punguza hisia za wasiwasi ambazo zinaweza kuibuka wakati mambo ya napokuwa haraka sana. Pia kuna wakati napata nafasi ya kutumia uzoefu wangu wa awali kushugulikia tatizo haraka na hilo inanipa isia ya kuridhika kidogo kwa sababu najua nilifanya kila niwezalo kwanji ya bora. Kazi za dharura pia zinanifunza sababu ya kubaki utulivu na kuwa makini. Mara nyingi bila kujali msongamano wa hisia kama mtu anapoteza utulivu wake, tatizo ninaweza kuonekana kubwa zaidi kuliko lilivyo. Kwa hivyo, mimi napenda kuchukua muda, wakupumua kidogo, kupanga akilizangu, kisha kushugulikia kila hatua kwa utulivu na nidhamu. Kifupi, kushugulikia kazi za dharura ni mchanganyiko kuchambua haraka, kupanga, kushirikiana na wenzangu na kudumisha utulivu. Njia hii, nafanya kazi, zisizo tarajio, zilete msongo mkubwa na mara nyingi ni naona matokeo chanya haraka. Jambo ambalo lina nifanya njizikie kuridhika. Kwa kweli nigesema kwamba kazi za dharura ni changamoto lakini pia ni nafasi ya kuonyesha ustadi na uthibiti wa ile hali.

Je? Unapenda kuendesha baiskeli? Ndio, napenda sana kuendesha baiskeli na ni moja ya mambo yanayonipa furaha ya kweli. Kuendesha baiskeli kwangu, sio tu mazoezi ya mwili, bali pia ni njia ya kutumia akili na kujisikia niko huru kidogo. Kila ninapopanda baiskeli, huwa najihisi ni kama nimejitenga na pilka pilka za maisha ya kila siku Hata kama ni kwa muda mfupi tu. Mara nyingi, napenda kuendesha baiskeli asubuhi ama jioni asubuhi hewa bado ni safi, barabara hazijashugulika sana na kuna utulivu fulani, unaonifanya nijisikie vizuri sana. Unaposikia upepo mdogo, ukipiga usoni, miguu, ikisungusha pedali, kwa utaratibu unajikuta mawazo yako yanapungua pole pole jioni pia napenda kuendesha baiskeli hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuachilia uchovu wa siku nzima na kurudi nyumbani nikiwa na akili iliotulia zaidi. Napenda pia baiskeli kwa sababu inanipa nafasi ya kutazama mazingira kwa karibu. Ukiwa ndani ya gari ama kwenye pikipiki, mara nyingi unapita haraka na kuketi kutazama vitu vidogo vidogo. Lakini ukiwa kwenye baisikeli unaona miti, nyumba, watu wakitembea, watoto wakicheza na hata mabadiliko madogo ya barabara. Na hii hunifanya nijisikie ni kama niko karibu zaidi na mazingira yangu ya jamii ninayoishi nayo Kuna wakati pia kuendesha baiskeli hunipa changamoto. Sio kila siku mwili unakuwa na nguvu zile zile. Kuna siku miguu inachoka haraka ama barabara inamuinuko mkali Lakini hata hapo napenda hiyo changamoto kwa sababu inanifundisha kuvumilia na kutokata tamaa haraka Ukifika mwisho wa safari ukiwa umechoka lakini umefanikiwa unajisikia fahari fulani moyoni kiafia, najua kuendesha baiskeli pia kuna nisaidia sana. Inanifanya mwili kuwa na nguvu. Inanisaidia kupunguza mawazo mengi. Na inanipa usingizi mzuri Baada kuendesha baiskeli nahisi mwili wangu uko mwepesi na akili yangu iko wazi kabisa Hata kama nikwa dakika chache tu Itanileteta tofauti kubwa. Kwa hivyo ningesema kwamba kwa kifupi kuendesha baiskeli ni jambo Ninanolipenda kwa sababu linanipa uhuru, linanipa utulivu wa akili mazoezi ya mwili na furaha ya kawaida ni muda ambao najitumia mwenyewe bila kelele nyingi, bila haraka, nikifurahia safari zaidi, kuliko hata kufika mwisho kwangu baiskeli, sio tu chombo cha kusafiri bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.